Naam, kitu ninachokipenda zaidi kuhusu shirika langu ni inadhamiri yake ya kutumia teknolojia kwa manufaa ya binadamu shirika hili linalengo la kufanya maarifa na uwezo wa akili ilikuweza kujiboresha, yafikiwe kwa watu wengi bila kujali, watu wanatoka wapi wanazungumza lugha gani au wanakiwango gani cha elimu Hilo hunipa hisia ya kuwa sehemu ya jambo kubwa lenye maana kwa jamii ya dunia nzima Jambo lingine ninalolipenda ni utamaduni na kujifunza na kuboresha kila wakati Kila siku kuna jitihada za kufanya mifumo iwe sahihi zaidi kuelewa lugha na muktatha kwa undani na kujibu kwa njia inayofaa Zaidi kwa mahitaji ya mtumiaji. Hii hunifanya nijisikie kama niko katika safari ya maendeleo, endelevu ambapo lengo si ukamilifu au haraka, bali ukuaji na wa kudumu. Zaidi ya hayo, napenda kwamba shirika langu linaaminika katika ushirikiano kati ya binadamu na teknolojia badala ya kuchukua na nafsi ya binadamu. Lengo ni kusaidia na kueza kuezesha mtu ili aweze kupata teknolojia na ambayo ni mzuri.

Naam changamoto ninazokutana nazo kazini ni nyingi za aina tofautitofauti kwa sababu kazi yangu inahusisha kuelewa watu hisia zao na mahitaji yao wanayohitaji Jambo ambalo si rahizi kila wakati kuweza kulifanya Miongoni mwa changamoto ambazo mimi hunikumba zaidi ni kuelewa muktadha wa swali wakati mwingine mtu anauliza swali kwa maneno machache lakini nyuma yake kuna hisia nzito au tatizo au maana pana zaidi. Changamoto yangu ni kutambua anachomaanisha hasa bila kuuliza maswali mengi au kutoa jibu lisilo sahihi. Pia tofauti za luga na utamaduni nimezungumza na watu kutoka maeneo mbali mbali wanaotumia maneno yale yale lakini wakimaanisha vitu tofauti. Neno linaweza kuwa la kawaida sehemu moja na linakuwa na maana tofauti kabisa. Sehmu nyingine hii hunilazimu kuwa makini sana nisije nikatoa jibu lisilo weka au lisilo sahihi utamaduni au kitamaduni. Vile vile kudumisha usahihi na ukweli watu hutegemea kupata taarifa sahihi lakini pia kwa maelezo rahisi kuelewa changamoto ni usawasisha kati ya kutoa majibu ya kitaaluma na kufanya yaeleweke kwa kila mtu bila kuchanganya au kupotosha wana wasikilizaji Kwa kuweka mipaka ya kila ninachoweza na nisichoweza kufanya wakati mwingine watu huomba msaada unaovuka mipaka ya maadili sheria au usalama. Changamoto yangu ni kusema hapana kwa njia ya heshima na bado kuwasaidia kwa mbinu salama na mbadala ili waweze kuwa sawa wote.

Naam chakula ninachokula mara nyingi mchana, ni chakula rahisi lakini chenye lishe bora napenda mlo unaonipa nguvu ya kuendelea na shughuli za siku bila kunichosha Mara nyingi huwa nina ni wali au ugali Ukiambatana na mboga za majani na proteini kama maharagwe Samaki au nyama kwa kiasi chakula hiki hunisaidia kubaki na nguvu umakini, na afya njema hadi jioni Wakati mwingine, nikihitaji chakula cha haraka, huchukua vyakula kama viazi, ndizi, au chapati, au chai, kwa ujumla ili kuweza kujiimarisha kiafya, na kuweza kupata chakula ambacho si chakula kizito Nachagua chakula cha mchana ambacho ni cha afya Kinanishibisha na kuninafsisha ili niweze kufanya kazi kwa ufanisi, kwa utaratibu, na bila kuwa na uchovu mwingi chakula hicho ndio chakula kizuri, cha kuweza kutumia wakati wa mchana unapokuwa na kazi nyingi Ndiyo chakula kizuri na ambacho mimi hula mara nyingi mchana.

Naam, kwanza ninachukua muda kuelewa tatizo kwa undani kabisa kuangalia chanzo chake, athari zake na wahusika wote waliomo Hii ni hatua muhimu ili si kupambana tu na dalili tu bali na mzizi wa tatizo Bada ya hapo, ninakusanya taarifa na maoni kutoka kwa timu yangu na watu wengine wenye uhusiano na tatizo ushirikiano huu nizaidia kupata mtazamo mpana na mawazo mbalimbali ya suluhisho Kisha ninachukua suluhisho tofauti nikitadhini faida na hasara za kila mmoja kwa kuzingatia rasilmali zilizo muda au na athari kwa shirika au timu vile vile pia napenda kuzingatia mawasiliano ya wazi na kujenga motisha ndani ya timu ili kila mtu awe sehemu ya suluhisho.

Naam, kila siku najitahidi kufanya mazoezi ya aina mbalimbali ili kuhusisha viungo tofauti vya mwili kwa mara nyingi ufanya mazoezi ya kupumua kwa vile kupumua kwa kina ambayo huzaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuboresha mskumo wa damu Pia napenda kufanya mazoezi ya mwili kama kutembea au kukimbia kwa muda wa dakika ishirini au hata zaidi ambayo huzaidia kuimarisha moyo na kupunguza uzito wa mwili mazoezi ya nguvu kama kuinua vitu vyepezi au kufanya mazoezi ya mwili wa juu kama vile push-ups, sit-ups pia hufanywa mara kwa mara ili kuimarisha misuli na kuboresha msimamo wa mwili. Zaidi ya hayo Ninajihusisha na mazoezi ya kuweza kunyoosha misuli kila asubui na jioni ili kuondoa msuguwano wa misuli na kuongeza utelezi wa mwili Kwa jumla ninazingatia kufanya mazoezi angalau dakika hamsini au hata saidi kwa siku ili huku nikijihisisha ninapata muda wa mapumziko vile vile Hii uzaidi ya zaidi ili kueza kujieka kwa hali nzuri na kueza kueka afya yangu ikiwa kwenye hali nzuri.

Naam, mwandishi bora na ambaye ninayempenda ni Ken Walibora. Walibora aliandika kwa kiswahili sanifu lakini rahisi kueleweka jambo lililomfanya awe maarufu hasa miongoni mwa wanafunzi na wasomaji wa kawaida. Alijiepusha na lugha ngumu au isiyoeleweka ili ujumbe wake ufikike kwa watu wengi. Walibora aliandika hadithi za maisha, alitumia mtindo wa kusimulia hadithi za maisha halisi, akichora picha halisi za changamoto, matumaini na maisha ya kila siku ya watu wa kawaida hasa vijana. Hadithi zake zinahusu familia, elimu, urafiki na changamoto za kijamii. Vile vile matumizi ya methali na misemo ya kiasili. Katika kazi zake walibora aliigiza methali misemo na lugha ya muktadha wa kiafrika ili kuongeza uzito wa ujumbe na kumfanya msomaji aweze kujihusisha zaidi na hadithi Hii pia hutumika kuleta maana zaidi au maana ya kina na mafundisho ya maisha Ken walibora ndiye mwandishi na ambaye ninayempenda zaidi.

Naam chumba changu cha kulala ni mahali pa faraja na utulivu ambapo na pumzika na kunjiandaa kwa shughuli za siku inayofuata. Ni chumba chenye ukubwa na wastani kilicho pakwa rangi za samawati rangi na ambayo niipendayo. Kuna kitanda cha ukubwa wakati kilicho na godoro nzuri, godoro na ambayo ni nzuri zaidi inaeza ikakupa starehe. Jikoni kuna meza, ndogo upande mmoja ambayo, utumika kuwekea vitabu na baadhi ya vitu vyangu vya matumizi, chumba changu kina dirisha kubwa lenye, pasia nyepesi, la rangi ya blue.

Naam, kipengele muhimu kazini kwa mawasiliano ni mambo au vipengele muhimu ambavyo hufanywa au kuzingatiwa ili kuhakikisha mawasiliano kazini yanafanikiwa vyema na kusaidia kufanikisha malengo ya kazi mbali mbali. Kipaumbele hiki, kinahusiana na namna tunavyowasiliana na wenzetu kazini ili kuweka mazingira mazuri na ya kazi, kuelewana vyema na kufanikisha majukumu yote kwa pamoja. Uwajibikaji wa kuwasiliana kwa wakati unaostahili, kuwasiliana taarifa au kuwasilisha taarifa muhimu maagiso na maamuzi kwa wakati unaofaa ili kazi isishindwe au kuahirishwa. Uwazi na ufasaha, kuwa wazi na kuelewana katika mawasiliano kuepuka mchanganyiko au makosa ya kuelewana. Kusikiliza kwa makini vile vile huhitajika na muhimu Si tu kuzungumza bali pia kusikiliza wenzako ili kuelewa mawazo, matatizo na mapendekezo yao heshima na adabu vile vile huhitajika zaidi kutumia lugha nzuri, kuheshimu mawazo ya wengine na kuepuka matusi au maneno yanayoweza kuumiza hisia za wenzako.

Namu, mifereji ya telefisheni ninayopenda kufuatilia ni ile inayotoa habari za kweli, elimu na burudani yenye maadili. Kama vile, BBC swahili kwa habari za haraka na za kina zinazo husu Afrika mashariki na dunia kwa ujumla. Vile vile kuna KTN News kwa habari za Tanzania na Kenya pamoja na ripoti za kiuchumi na jamii. Iwapo ni nahitaji habari za ulimwengu ninaeza ni katasama Aljesera, CNN na zinginezo kama CNN na mifireji mingine Mimi hupenda kufuatilia mifireji hiyo ili kueza kujua ya nayojiri na kueza kujua dunia vile hiko kuona mambo ya nayo, fanyika hata ulimwenguni, kueza kuona mambo mapia katika nchi yangu za nchi za nje kuweza kujua zinaendelea vipi.

Naam, mtu anayeenda kazini kila siku na kutumia nguo rasmi, anaweza kuhitaji kufua nguo mara nyingi zaidi ili kuhakikisha nguo hizo zinabaki safi. Zikiwa na harufu mzuri na kuondoa madoadoa au uchafu ambao unaweza kuadhiri muonekano wa nguo au hata afya ya mtu au mtu yule. Pia watu wanaojishugulisha na shuguli za nje au mazoezi uhitaji kufuwa nguo mara zaidi kutokana na jasho au uchafu unaotokana na shughuli hizo au vumbi nyingi. Vile vile, baadhi ya kaya, watu hupendelea kukusanya nguo na kuzifua mara moja kwa wiki ili kuokoa muda na maji. Hii inaweza kuwa rahisi zaidi ikiwa kuna misheni za kufua nguo au masheni za kufua nguo Lakini ni muhimu pia kuhakikisha nguo hizo hazikusanyiki au hasikusanyiwi kwa muda mrefu mno kwani inaweza kusababisha kuharibika kwa baadhi ya nguo au kufua nguo ambazo ni nyingi zaidi vilevile si vizuri.

Napenda kutumia muda wangu na familia kwa kufanya shughuli zinazo jenga uhusiano imara na kutoa furaha ya pamoja Kila wikendi tunapanga kukutana na kula pamoja chakula cha jioni ambapo tunajadili mambo mbalimbali ya maisha na kuweza kujijenga kimaisha changamoto na mafanikio. Hii hutufanya kuwa na maelewano na kuimarisha mshikamano wetu Pia mara kwa mara tunatembelea maeneo ya utulivu au utalii, au bustani za jirani kwa ajili ya matembezi ya pamoja na starehe zetu. Hii hutoa fursa ya kupumzika mbali na shuguli za kila siku na kuboresha afya zetu kwa mazoezi ya mwili. Pia, tunautaratibu wa kuangalia filamu za familia pamoja nyumbani, jambu ambalo utufanya, tushirikiane na kufurahia muda wa pamoja kwa burudani ya pamoja katika sikukuu na siku za kuzaliwa. Tunapanga sherehe ndogondogo za familia ambapo kila mtu hushiriki katika maandalizi na kuleta zawadi na hivyo kuimarisha mshikamano wetu na kuweza kufurahia kwa pamoja na kuweza kujadili mambo na ambayo ni muhimu ya maisha na kuweza kuinua familia yetu ili ikae kwenye njia nzuri na tuweze kufanya kazi vizuri.

Naam, napenda kusheherekea mwaka mpya kwa njia ambayo inaleta furaha, amani na vile vile, mshikamano na matumaini ya mwaka mzuri ujao. Kwanza mara nyingi huwa mnaandaa sherehe ndogo ya familia nyumbani, ambapo tunakutana pamoja, kula chakula kizuri na kubadilisha, salamu za heri za mwaka mpya. Hii huimarisha uhusiano wetu na kuleta furaha ya pamoja. Katika sherehe hisi, tunapenda pia kusikiliza mziki mzuri, kucheza michezo ya pamoja na kuangalia matangazo, maalum ya televisheni kuhusu mwaka mpya. Ambayo huongeza, shauku na furaha, amani na utulivu. Pia mara nyingine hua tunashiriki katika misiba ya kijamii au huduma za kidini kama njia ya kuomba baraka na mafanikio kwa mwaka unaoanza. Sisi hushirikiana vizuri kwa upande mwingine, mara nyingine na kuwa na ro orodha ya malengo au, uz azimio la mwaka mpya. Ambalo linaangalia, mambo i ninayo yanayopaswa kuboreshwa ata saidi ili kuweza kuieka familia ikiwa sawa au kuweza kuanzisha mwaka wetu vizuri. Tukieza kuendeleza mwaka ule kwa kuweza kuufanya kazi yetu vizuri na kuweza kuboresha, viwango vya kasi yetu ili ieze kuimarika hata zaidi.

Naamu, nagawanya taka zangu kwa maksudi kila siku ili kusaidia kutunza masingira na kufanya maeneo niliopo yawe maeneo safi na yenye afya nzuri. Kugawanya taka ni muhimu sana kwa sababu husaidia kupunguza taka zinazotupwa ovio ovio. Vile vile na kusanya taka zote zinazotokana na chakula kama mabaki ya chakula ngozi za matunda na majani madogo. Taka hizi huwa ni taka za kikaboni na ninazitupa kwenye chombo malumu kinachotumika kwa taka za aina hiyo Ili badaye zitumike kama mbolea au kuharibika kwa njia ya asili bila kuharibu mazingira yetu Mimi vile vile ninatenganisha taka za plastiki karatasi na makopo ya chuma. Hizi nitaka ambazo zinaweza kuchakatwa tena na kutumika kutengeneza vitu vipia na vitu mbalimbali. Ninahakikisha na viweka kwenye viombo tofauti ili ziweze kuchakatwa kwa urahisi na kuweza kupeleko kwenye viwanda ili kuweza kutengenezwa upia Pia napenda kuwafundisha familia na marafiki kuhusu umuhimu wa kugawanya taka hizi, na wengi bado hawajui jinsi gani ya kufanya hivyo vizuri ili tuweze kueka masingira yetu yakiwa safi na masingira yenye muonekano mzuri.

Naam, somo nililopenda shuleni ni sayanzi hasa sehemu za maumbile ya binadamu na maabara Somo lile lilikuwa nzuri na nilipenda somo hii hili kwa sababu lili nifungua macho kuwelewa jinzi miili yetu inavyofanya kazi, jinzi viumbe hai vinavyo weza kuishi na kuendeshwa na jinzi sayanzi inavyotumika kutatua matatizo ya kila siku kama magonjwa na mazingira na ambayo ni mazingira duni au mazingira chafu katika masomo ya sayanzi nilifurahia kufanya majaribio maabara ambapo tulichunguza vitu kama vile kemikali mimea na viumbe vidogo vidogo Hii ilinifanya niwe na hamu zaidi ya kujifunza na kuelewa kwa vitendo sio tu kwa kusoma vitabu Pia sayanzi ilinisaidia kukuza akili na uchambuzi na kuweza kwa kina ili kuweza kujua mambo vizuri na kuweza kujua mambo hayo kwa undani Kwani ilinihitaji kuelewa kanuni na kufanya maamuzi ya msingi kwa kutumia ushahidi na majaribio ilikuweza kujinufaisha na kuweza kuongeza ujuzi zaidi na kuweza kupanua akilizangu vizuri iliniweze kuelewa mambo hayo vizuri na kwaundani zaidi.

Naamu, mimi huchaji kifaa changu mara moja kila siku, mara nyingi usiku baada ya shughuli za zote za siku nzima. Hii hufanya nihakikishe kuwa chombo changu, kina nishati ya kutosha, kuendelea kufanya kazi, kwa ufanisi siku inayofuata ili kuweza kukamilisha kazi zangu vizuri. Vile vile, siku yenye shughuli nyingi kama ninapotumia simu au kompyuta yangu kwa mda mrefu kwa kazi au kwa mawasiliano, huenda nikahitaji kuchaji tena katikati ya siku ili kuepuka kukosa betri yenye moto wa kutosha. Hata hivyo, mara nyingi napenda kuhakikisha betri inachajiwa kikamilifu ili ieze kujaa vizuri na ieze kukaa kwa muda mrefu kabla ya kuanza kuitumia kwa siku nzima. Siku ambayo nina kazi nyingi za kueza kuzifanya. Siku hiyo mimi huhakikisha betri yangu inaweza kujaa moto vizuri na ina moto wa kutosha ili nisije nikasumbuka.

Naam, kufanya marafiki wapia ni sehemu muhimu ya maisha ambayo huongeza furaha, msaada na mafanikio katika jamii Njiya bora za kupata marafiki wapia ni kuwa mtu mwenye tabia mzuri, mtu mwenye furaha na hekima, heshima vile vile Kwani tabasamu na huruma hutowa mvuto kwa wengine kushiriki katika shuguli za kijamii kama nikutano madarasa au vikundi vya burudani huwezesha kukutana na watu wenye msali au maslahi yanayofanana na yako na hivyo kueka msingi wa mazungumzo ya kirafiki vile vile kuwa mkweli na kuonyesha hisia zako kwa uwazi, hujenga, uaminifu ambao ni msingi wa urafiki wa kudumu katika mazungumzo kusikiliza kwa makini na kuuliza maswali kuhusu maisha ya wengine huonyesha kuamba unawadhamini na unavutiwa nao jambo ambalo hurahisisha kuanzisha uhusiano wakirafiki na munaeza mukaelewana na kuweza kuandamana kwa njia inayostahili na kuweza kukuzana, kuweza kuelewana na kuwa na mawasiliano nambayo ni muhimu.

Ninapenda kunywa maziwa kwa sababu ni chanzo kizuri cha lishe na hutowa faida nyingi kwa afya. Maziwa ya protini, kalsiamu na vitamini mbalimbali muhimu kwa mifupa yenye nguvu, afia ya meno na ukuwaji wa muili. Pia maziwa husaidia kuimarisha kinga ya mwili na hutoa nguvu za kufanya shuguli za kila siku ili na kueza kutuo udhaifu. Kwa kawaida napenda kunyu wa maziwa safi au yale ya lio pikwa kama chai ya maziwa ambayo hua na latha nzuri na hupunguza baridi mwilini hasaa wakati wa hali ya hewa ya baridi au hali ya baridi kali maziwa pia ya naweza kutumika katika maandalizi ya vyakula mbalimbali kama keki, wali wa nazi na vienyeji vingine hata vile vile huweza ya katumika kwa kupika mandazi na kueza kupika chapati maziwa hutumika mahali kwingi na maziwa ni muhimu zaidi kwa afya ya binadamu.

Naam, wakati wa mapumziko kazini, mimi huchukua fursa ya kupumzika na kurejesha nguvu ili niweze kurudi kazini nikiwa na ari na umakini zaidi kwa kuweza kufanya kazi. Kwanza hua natembea kidogo ndani ya ofisi au inje kidogo ili kuondoa msongo wa kukaa muda murefu. Jambo ambalo hunisaidia pia kuboresha musukumo wa damu mwilini. Vile vile pia napenda kunyua kikombe cha chai au maji kwani kunyonya kinywaji kunanipa hisia ya kutulia na kunisaidia kuendelea na kazi bila kuchoka haraka au kupata udhaifu au uchovu haraka. Mara nyingine hufanya mazoezi rahisi ya kupumua kwa kina ili kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza umakini. Hatimae mara nyingine hutumia muda huu kupanga kazi zifuatazo kwa kuandika orodha ya majukumu Hivyo ninakuwa na muongozo mzuri wa jinsi ya kufanikisha malengo ya siku au wiki kwa ufanisi na utaratibu mzuri na kwa kumaliza kazi vizuri.

Naam kuna vitabu vya aina mingi mimi hupenda kusoma haswa ninapenda kusoma vitabu vya aina mbalimbali vinavyonipa maarifa msukumo na burudani vile vile vitabu kama vya maendeleo binafsi, vitabu hivi hutowa mbinu na maarifa ya kuboresha maisha binafsi na ya kazi kama vile jinsi ya kujiendeleza kuunda tabia nzuri na kufanikisha malengo yako ili uweze kufanikiwa kwenye maisha Pia vitabu vya riwaya, napenda riwaya zinazochunguza maisha ya binadamu, tamaduni na changamoto za kijamii Hii inanisaidia kuelewa zaidi dunia na watu mbalimbali na kuweza kufanikisha mambo yangu vizuri ili niweze kujitenga na mambo hayo mabaya Pia vitabu vya historia na tamaduni ni vitabu vizuri sana. Kusoma historia ya mataifa, watu na tamaduni unanisaidia kupata mtazamo mpana na kuelewa maisha kwa undani zaidi vitabu vya mashairi na fasihi za kiswahili ni vitabu vizuri vya kuweza kuboresha lugha yako ya kiswahili na kuunda lugha yako vizuri. Napenda pia kusoma mashairi na fasihi za asili za kiswahili ambazo zinanipa ladha ya lugha na utamaduni wa kiafrika kwa undani zaidi.

Naamu, mazingira ya kazi ya nakuwa mazuri pale ambapo kuna mchanganyiko wa heshima, amani, ushirikiano na msaada kati ya wafanya kazi na fiongozi Kwanza kabisa mawasiliano mazuri ni jambo la msingi, wafanya kazi wanapopewa na fasi ya kueleza mawazo yao kwa uhuru na kusikilizwa bila dharau ujenga hali ya kuwaminiana na kufanya kila mtu ajisikie kuwa sehemu ya timu heshima na usawa huchangia sana mazingira mazuri ya kazi. Kila mfanya kazi ya napoheshimiwa bila kujali cheochake, jinsia au asili yake huongesa aria kufanya kazi kwa bidii na kwa umakinifu. Pia kutendua kwa haki katika kugawa majukumu na fursa husaidia kuondoa migogoro na chuki kazini na kufanya maeneo yale kuwa mazuri Pia ushirikiano na kazi yatimu huifanya kazi iwe nyepesi na yenye furaha zaidi wafanya kazi wanaposaidiana kushiriki kazi na ambazo ni muhimu au kushirikiana mawazo na kutatua matatizo kwa pamoja husalisha matokeo bora na kueza kuleta amani na utulifu kwenye mazingira ya kazi.

Naam, tabia inayonichukiza zaidi ni ile inayowaumiza au kuwavunja moyo wengine bila sababu Kwanza kukosa heshima ni tabia inayokera zaidi sana Hasaa pale mtu anapodharau mawazo ya wengine, kutumia lugha chafu au kujiona bora kuliko wenzake kazini Hii huharibu mahusiano na huleta chuki na migogoro isio ya lazima au isiyostahili vile vile uongo na kutokuwa waaminifu ni tabia inayokosesha imani, mtu anapodanganya mara kwa mara au kuficha ukweli wa maksudi ni vigumu kuamini maneno au matendo yake uaminifu ni msingi wa mahusiano mazuri kazini, nyumbani na katika jamii au kwenye familia vile vile uvivu na kutojitolea majukumu huwakera wengi hasaa pale mtu anaposhindwa kutimiza wajibu wake na kuwaachia wengine mzigo wa kazi waeze kuziendeleza kwa kazi zao zingine waziache ili kuendeleza ile moja isije ikaharibu zingine Pia hii huathiri kazi ya timu na husababisha malalamiko na msongo wa mawazo kwa wengine.

Naam, ninapoanza mradi mpya wa kazi huanza kwa kuelewa vizuri lengo la mradi nachukua mda kusoma au kuskiliza maelekezo kwa makini ili nijue mradi unalenga kutatua tatizo gani au unahitaji kukamilika kwa muda gani vile vile na matokeo yanayotarajiwa ni yapi hii hunisaidia kuanza nikiwa na mwelekeo sahihi Baada ya hapo, upanga hatua za utekelezaji, ugawanya mradi katika kazi ndogo ndogo, zinazoweza kufanyika kwa urahisi Kisha huweka ratiba na vipaumbele kupanga mapema usaidia kuepuka msongomano wa kazi na kunifanya nijue ni nini kinafanyika kwanza au kitakachofanyika cha kwanza vile vile hatua inayofuata ni kukusanya raslimali na taarifa muhimu ili nieze kuzianzisha vizuri hapa uangalia ni fifaa gani, ujuzi gani au ushirikiano wa watu wengine utahitajika ili mradi ufanikiwe na uweze kukua kwa haraka na kufanyika kwa haraka na njia inayostahili.

Naam sera ya kampuni ninayoiona kuwa muhimu zaidi ni sera ya mawasiliano na heshima kazini pale mnapokuwa na heshima mtaheshimiana vizuri na kuweza kuweka amani kwenye kampuni na kwenye kazi yenyu Sera hii huweka msingi wa jinsi wafanyakazi viongozi wanavyopaswa kuwasiliana kushirikiana na kuheshimiana bila kujali cheo au nafasi ya mtu, mawasiliano ya wazi na yenye heshima husaidia kuondoa migogoro huongeza uelewano na hujenga mazingira mazuri ya kazi. Pia sera ya usawa na haki kazini ni muhimu sana. Sera hii uhakikisha kuwa wafanyakazi wote wanatendewa kwa haki katika masuala ya ajira, mishahara, mafunzo na kupandishwa vyeo. Inasaidia kuondoa ubaguzi na huwafanya wafanyakazi wajisikie kuthaminiwa na salama kazini mtu anapofanya vile au mnapokuwa na heshima kwenye kazi huleta muonekano mzuri na kuweza kusaidia kuwa na heshima kwenye vipaji mbali mbali vile vile sera ya mafunzo na maendeleo ya wafanyakazi ina mchango mkubwa Kupitia sera hii wafanyakazi hupata fursa ya kujifunza ujuzi mpya na kukuza uwezo wao wa kikazi.

Naam ninapokea maoni kutoka kwa wengine kwa mtazamo chanya na moyo wazi Kwa sababu ninaamini maoni ni njia muhimu ya kujifunza na kujiboresha Kwanza husikiliza kwa makini bila kukatiza ili kuelewa vizuri kile kinachosemwa na sababu ilio sababisha maoni hayo kusikiliza hunisaidia kutambua kama maoni yanahusu kuboresha kazi tabia au namna ya kufanya mambo vizuri Baada ya kusikiliza, mimi hujitadhmini wa uaminifu hujiuliza kama kuna ukweli katika maoni hayo na ni wapi naweza kubadilika au ni wapi naweza kuyabadilisha Hata kama maoni ni magumu au yanakosoa, mimi hujaribu kuyaona kama fursa ya kujifunza badala ya kuyachukulia kama mshambuliaji binafsi Pia mimi huuliza ufafanuzi pale ninapohitaji ili kuelewa vizuri zaidi na kuepuka tafsiri potovu au kuweza kuyashambulia maoni yale kwanjia isio stahili lazima niweze kuyaelewa vizuri ili nitakapouliza maswali ni kue nisha elewa maoni yale vizuri na kwa undani na kwa kina.

Napenda sana rangi nyeupe kwa ukuta wa chumba kwa sababu ina sifa nyingi mzuri zinazofanya mazingira yawe tulivu na ya kuvutia. Rangi nyeupe huleta hisia ya usafi na utulivu. Jambo linalofanya chumba kionekane nadhifu na chenye mpangilio mzuri. Ukiingia kwenye chumba chenye kuta nyeupe unahisi mara moja hali ya amani na utulivu wa akili. Pia rangi nyeupe hufanya chumba kionekane kikubwa na chenye mwanga zaidi, hata kama ni chumba kidogo, mwanga wa asili na wa taa vizuri. Hivyo kupunguza giza na kufanya mazingira yawe angavu, muda wote wa siku hii ni faida kubwa hasa kwa vyumba visivyo na madirisha makubwa. Vile vile, faida nyingine ya rangi nyeupe ni urahisi wa kuipangilia na rangi nyingine au kuipakilia na rangi nyingine nyeupe huenda karibu na rangi zote za zamani au samani Mapazia na mapambo hivyo mtu anaweza kubadilisha mapambo ya chumba bila kulazimika kubadilisha rangi ya ukuta Rangi nyeupe huwa na faida nyingi zaidi na ambazo ni faida mzuri na hazitaeza kukuharibia ukuta wako au kueza kuharibu muonekano wa nyumba yako Rangi nyeupe huwa ni rangi na ambayo ni rangi safi, rangi yenye utulivu na rangi inaonyesha utulivu kwenye nyumba yako na usafi kwenye nyumba yako.

Kwa kawaida, mimi hunyua glasi sita hadi nane za maji kwa siku, kulingana na shuguli ni nazofanya na hali ya hewa. Kunyua maji ya kutosha ni muhimu kwa sababu husaidia mwili kufanya kazi vizuri, uongeza nguvu na husaidia kuondoa uchovu mwingi. Asubuhi inapenda kunyua glasi moja au mbili za maji ili kuwamusha mwili baada ya usingizi wa usiku mrefu. Wakati mwingine wamchana, mimi hunywa maji mara kwa mara hasa nikiwa kazini au nikifanya shuguli zinazohitaji nguvu au wakati napofanya kazi ngumu. Ikiwa kuna joto au nimefanya mazoezi mengi, mimi huongeza kiasi cha maji ninayokunywa ili kuzuhia upungufu wa maji mwilini. Kunywa maji ya kutosha pia husaidia kuweza kutengeneza afya ya ngozi na kuboresha umakini wa kwa ujumla. Kujenga tabia ya kunywa maji mara kwa mara siku nzima husaidia kuwa na afya bora na kujisikia fizuri kila siku na kuweza kupata afya nzuri ya ngozi vile vile.

Naam uzoefu mmoja wakushangaza niliowahi kupata ni wakati nilipokabili changamoto kubwa ambayo Si kutarajia kwenye maisha yangu Lakini mwishowe ilinifundisha somo muhimu sana maishani Kulikuwa na kipindi nilipokuwa na jukumu zito kazini ambalo lililooneka na gumu sana kulikamilisha kwa muda uliopangwa Mwanzoni nilihisi hofu na shinikizo, nikijiuliza kama ningeweza kulitekeleza ipasavyo, ama hata hivyo nilipoamua kutulia kupanga kazi hatua kwa hatua na kuomba ushauri kutoka kwa wengine, mambo ya alianza kuenda vizuri kuliko nilivyotarajia. Nilijifunza umuhimu wa kutokata tamaa kushirikiana na wengine kazini na kujiamini hata pale hali inapoone kana ngumu zaidi Mwishowe kazi ilifanikiwa na matokeo yalikuwa mazuri sana jambo lililo nifanya mimi kufurahia au jambo lililo nishangaza na kunipa furaha zaidi kwenye maisha yangu.

Naam, likizo yangu ya ndoto ni ile ambayo inanipa nafasi ya kupumzika, kujifunza na kufurahia maisha kwa utulifu. Ningependa kwenda mahali penye mazingira ya asili, mazingira mazuri na mahali na ambapo pana mandhari nzuri kama ufukueni wa bahari au eneo lenye milima na miti mingi. Mbali na kelele za jiji mahali kama hapo unipa amani ya akili na kunisaidia kuondoa msongo wa mawazo wa kazi na maisha ya kila siku.Katika likizo hiyo ningependa kuamka asubuhi nikiwa na hewa safi nikatembea ufukuweni au kwenye njia za asili nikifurahia mandhari nzuri na sauti za ndege au mawimbi ya bahari ingechukua muda kusoma kitabu kupumzika chini ya kivuli cha mti mkubwa na kufurahia chakula cha kienyeji ili kuonja utamaduni wa eneo husika vile vile pia likizo ya ndoto ingenipa nafasi ya kujifunza mambo mapya kama vile mambo ya teknolojia au kuweza kutumia kompyuta au kutembea maeneo ya kihistoria, makumbusho au kushiriki shuguli za kitamaduni.

Naam, shughuli ninayoipenda na kunivutia zaidi ni kusoma na kujifunza mambo mapya Napenda kutumia mda wangu kusoma vitabu, makala au taarifa mbali mbali zinazo ongeza, maarifa na kunipanua fikra kusoma hunisaidia kuelewa maisha kwa upana zaidi, kujiboresha kibinafsi na kupata msukumo wa kufanya mambo kwa njia bora zaidi mbali na kusoma napenda njia Napenda pia kutembea na kufanya mazoezi mepesi kama vile kukimbia au kuweza kucheza na watoto, hasa kutembea kwa utulivu, asubuhi au jioni. Shughuli hii hunisaidia kupumzisha akili, kuboresha afia ya mwili na kunipa mda wa kujitafakari maisha yangu au kueza kuyatafakari masomo yangu na mambo zangu za ndani. Pia napenda kujadiliana na watu kusikiliza mawazo yao na kushirikiana uzoefu wa maisha mazungumzo mazuri hunifurahisha na hunipa mtazamo mpya kuhusu mambo mbali mbali na kueza kunisaidia kueza kufafanua mambo na ambayo ni muhimu zaidi na kueza kutaka kuyajua na kutaka kueza kujifunza mambo mapya na mambo yatakayo nisaidia kwenye maisha yangu.

Naamu ninaamini mimini mtu waubunifu kwa maana ya kuwa na uwezo wa kufikiria njia mpia za kutatua matatizo na kuleta mawazo ya kipeke katika kazi na maisha ya kila siku ubunifu siyo tu kuunda vitu vipi ya bali pia ni jinzi ya kutumia maarifa na uzoevu kwa njia za kipeke ili kuboresha hali zilizopo vile vile katika kazi, inapenda kutafuta mbinu bora za kufanya mambo kwa ufanisi zaidi, kwa umakini zaidi, kujaribu mawazo mapia na kushiriki na wengine ili kupata suluhisho za ubunifu ubunifu hutowa nafasi ya kuwa na mutazamo tofauti kuondoa changamoto kwa njia ya kipeke na vile vile kuleta maendeleo ya kweli Zaidi ya hayo ubunifu ni sehemu muhimu ya kujifunza na kuendeleza ujuzi wangu kwa kujaribu mbinu mbalimbali kama kusoma na kuungana na watu wenye fikra tofauti na kueza kujendeleza na kueza kusaidia jamii au nchi na kuleta mambo mapya ambayo ni mambo ya kufana na kusaidia watu.

Naamu Napenda kula nje ya nyumbani mahali ambapo mazingira ni tulivu, mazingira safi na panapotoa huduma bora za chakula Mara nyingi napendelea kuenda mikahawani midogo ambayo inajulikana kwa chakula safi na ladha nzuri ambapo hutoa huduma ni ya kirafiki na mazingira yanayo vuto wa kupumzika na kueza kupata utulifu pale Pia napenda maeneo yenye mandhari nzuri kama vile mikahawa yenye bustani au sehemu za kando ya maji ambapo mtu anaweza kufurahia chakula pamoja na uzuri wa mazingira Hii hufanya chakula kuwa chakula kufurahisha zaidi na kusaidia kupumzika akili baada ya shughuli za siku Wakati mwingine napenda pia kujaribu vyakula vya kienyeji katika soko au sehemu za chakula mitaani Kwani kunanipa fursa ya kufurahia ladha halisi za asili na kuungana na watu wa maeneo hayo wa urahisi zaidi na kueza kujua vyakula vile na ambavyo vinapikwa au ladha ya vyakula vile vya pale mitaani.

Lugha ambayo ningependa kujifunza ni kifaranza kwa sababu ni lugha yenye utamaduni wakipekee na inafungua milango ya kuelewana au kuelewa fasihi sanaa na teknolojia ya inchi hiyo Kifaranza kina herufi tofauti na muundo wa sentensi unauvutia Hivyo kujifunza lugha hii kunatoa changamoto nzuri ya kiakili na hutoa fursa ya kukuza ubunifu wa lugha Pia kujifunza kifaransa kuna nipa nafasi ya kufahamiana na watu wa tamaduni tofauti kuelewa historia yao na hata kufurahia filamu mziki na michezo maarufu ya kifaranza kwa undani zaidi Kwa kuongezea, kifaranza ni lugha muhimu katika biashara na teknolojia, hivyo kujifunza lugha hii kunaweza kunisaidia kukuza fursa za kazi na ushirikiano wa kimataifa. Ningependa zaidi niwezekujua kujifunza lugha ya kifaranza kwa sababu ni lugha inayotumika kwenye nchi nyingi Afrika.

Naamu nimewahi kwenda kwenye tamasha la mziki na uzoefu huo ulikuwa wakushangaza sana Tamasha la mziki ni sehemu ambayo watu kutoka makundi mbalimbali na vile vile tabaka mbalimbali hukusanyika kufurahia mziki kuimba na kucheza pamoja Nilifurahia sana mazingira ya furaha nguvu za wimbo na mshikamano wa watu waliokuwa wakiungana kwa shangwe na burudani katika tamasha hilo, nilipata na fazi ya kusikiliza wasani wakubwa kama vile kenu wakuraya, samido na waimbaji wengine kama vile njoiswa mamana wengine wengi wakiimba nyimbo zao marufu na pia kugundua vipaji vipia vya mziki mziki uliwasilishwa kwa nguvu na hisia na mdundo ulitufanya sisi mashabiki kushiriki ngoma na wimbo. Jambo lililo nifanya nijisikie sehemu ya jamii kubwa inayosherehekea mziki vizuri kwa amani kwa utulivu na kwa raha na kwa shangwe tele.

Nam mimi hupenda kusoma gazeti mara kwa mara kwa sababu ni chanzo muhimu cha habari za kila siku zinazo husiana na matukio ya ndani na nje ya nchi siyasa uchumi michezo na mambo mengine ya jamii Kupitia gazeti ninaweza kupata tarifa za kina makala za watalamu na maoni mbalimbali ya nayo nisaidia kuwelewa hali halisi ya dunia na kufanya maamuzi bora katika maisha yangu ya kila siku kusoma gazeti pia kunanipa fursa ya kujifunza luga mpia kuboresha uwezo wangu wa kusoma na kuwelewa maandishi na kufuatilia muktadha wa matukio ya nayo endelea Hii ni muhimu hasa katika mazingira ya kazi na masomo ambapo kuwa na tarifa za sasa ni faida kubwa kwenye maisha Pia napenda kusoma magazeti ya nayotowa habari za kienyeji yanasaidia kuungana na jamii yangu na kufahamu changamoto na mafanikio yanazo ya nayozikumba au ya nayo zunguka maeneo yangu na kueza kutatua kwa urahisi.

Naamu nilipokuwa mtoto nilipenda sana kutembea na kucheza nje na marafiki zangu mazingira ya utotoni yalikuwa na nafasi kubwa ya kuonyesha furaha na uhuru wa kucheza michezo na ambayo ilikuwa michezo muhimu kama vile mchezo wa mpira au kuruka kamba au kukimbia mashindano Hii ilinipa furaha kubwa na kunisaidia kujenga uhusiano mzuri na wenzangu vile vile pia nilipenda kusoma hadithi na vitabu vya watoto hasaa zile zinazokuwa na picha za simulizi za kusisimua kusoma kuna nifanya niliepushe na mazingira au nijiepushe na mazingira ya kawaida na kuingia katika dunia ya hadithi ambapo nilijifunza mambo mapya na kupata msukumo wa kufikiria kwa ubunifu Zaidi ya hayo nilipenda pia kushiriki katika shughuli za kijamii shule kama kuimba kwenye vikundi vya mziki au kushiriki michezo ya shule Hii ilinisaidia kujenga ujasiri na uwezo wa kushirikiana na wengine kwenye michezo mbali mbali na au kueza kushiriki kwenye mziki ya kitamaduni na kueza kujiendeleza na kukuza talanta zetu.

Naam, mimi huweza kujiandaa vizuri kwa mkutano na kuweza kuchukua hatua kadhaa na ambazo ni muhimu ili kuhakikisha ninaweza kushiriki kwa ufanisi na kuchangia malengo ya mkutano Kwanza mimi huanza kwa kusoma kwa makini ajenda ya mkutano ili kuelewa mada zinga zizitakazo jadiliwa na kutambua ni maoni gani au taarifa ninazo hitaji kuandaa kabla ya mkutano Baada ya hapo mimi huenda huandaa nyaraka na taarifa muhimu zinazohitajika kama ripoti takwimu au hoja ambazo nitaziongelelea au kuwasilisha Hii husaidia kuwa na muelekeo wazi na kuweza kutoa mchango wenye maana Kabla ya mkutano, mimi hufanya mazoezi ya kuzungumza au kuwasilisha hoja mbele ya kioo au kwa mtu mwingine ili kuongeza, kujiamini na kuondoa hofu ya kuzungumza na hadharani na vile vile kuondoa wasiwasi na uoga ule wa kuongea.

Naam, zoea nzuri langu ni tabia au desturi ambayo mtu huijenga kwa makusudi ili kuboresha maisha yake kwa ujumla Zoeya hizi zinajumuisha mchakato wa kujifunza na kujiboresha kwa njia ndefu au njia endelefu ambapo mtu hujifunza kutoka kwa usoevu wake wa kila siku na hali anazo kumbana anazo Wakujenga zoea nzuri mtu huongeza ufanisi katika shuguli zake za kila siku au kwenye kazi zake huimarisha mahusiano yake na watu wengine kwenye jamii au familia au rafiki zake na huleta mwelekeo mzuri na maendeleo binafsi na kwenye jamii yake Zoeya nzuri utegemea nidhamu binafsi kujitambua na dhamira dhabitia ya kufanikisha malengo makubwa zaidi ya maisha vile vile zoeya hizi pia huchangia katika kuimarisha afya ya akili na mwili Kwa sababu zinaondoa msongo wa mawazo na kufanya mtu awe na nidhamu ya kufanya mambo muhimu kama kupanga ratiba ya kazi kuzingatia lishebora, kufanya mazoezi ya kila siku na kupata usingizi wa kutosha Hii yote huleta usawa na wa maisha na kuongeza furaha na ustawi wa mtu binafsi ili kuweza kufurahia mwenyewe Zaidi ya hayo zoeya nzuri huongeza uaminifu binafsi Maana mtu hujifunza kutegemea uwezo wake na kujivunia mafanikio yake kwa njia ya kujueza kujiburudisha na njia nzuri na ambayo atakayo furahia yeye mwenyewe.

Naam, napenda kucheza ngoma kwa sababu ninjia nzuri ya kuonyesha hisia, kujieleza na kuungana na watu wengine. Ngoma hutoa furaha na huruma, pia ni burudani yenye nguvu inayoweza kuondoa msongo wa mawazo na kuleta mshikamano katika jamii na familia. Kupitia kucheza ngoma, mtu huweza kupata mwili wenye afia kwa kuwa ni mazoezi ya mwili. Pia huimarisha utamaduni na milaz a asili na ambazo ni sehemu muhimu ya utambulisho wetu kama watu ngoma ni zaidi ya burudani ni sanaa inayo beba hadithi nzuri, historia, ndefu na maadili ya jamii na mafunzo ya ndani kwa ndani mafunzo marefu na ambayo ni mafunzo mazuri hivyo kucheza ngoma kuna nifanya nijisikie sehemu ya kitu kikubwa zaidi kuliko mimi binafsi ngoma ni nzuri zaidi kwa sababu ina mafunzo mazuri na vile vile inafunza mafunzo ya kitamaduni utamaduni wetu na vile vile mambo na ambayo ilikuwa ya kale au nyimbo za kale huwa zina mafunzo na ambayo ni mazuri zaidi kwenye maisha yetu haswa sisi kama vijana wa sasa.

Kwenye maisha yangu, nimeweza kusafiri mahali mbali mbali pazuri ambako, kila sehemu ilikuwa na uzuri wake wa kipekena kumbukumbu zake nzuri. Kusafiri kunanifanya niweke mawazo yangu wazi. Nijifunze tamaduni tofauti, nijifunze mambo mengi na ambao ni mambo muhimu kwenye maisha yangu. Na pia kunanipa mtazamo kuhusu maisha na watu wengine. Sehemu za asili kama milima yenye mandharia ya kuvutia. Fukweni zilizojaa utulivu na upepo mwanana. Upepo na ambao, ni upepo mzuri, hewa safi. Miji yenye historia ilioshiba miji tajiri na miundo ya kisasa ilio na majengo refu. Au majengo marefu yalio maridadi zaidi. Vile vile zote zina mchango wake katika kufanya usoevu wa kusafiri uwe wa kipekee. Mahali pazuri siyo tu yanayovutia au uzuri wa mazingira. Bali pia yanapendwa. Kwa sababu ya watu wake au utamaduni na hisia mzuri zinazohusiana na eneo hilo.

Naamu, kampuni ya teknolojia ninayoiamini zaidi ni Google. Google inajulikana zaidi kwa huduma zake za utafiti mtandaoni zinazotumiwa na mamilioni ya watu kila siku duniani kote. Ina huduma na ambazo ni nzuri kama vile kujifunza mashini na akili bandia au wakati mwingine kutoa matokeo sahihi na yanayofa kwa watumiaji zaidi ya utaftaji wa Google hutoa huduma nyingine kama vile Gmail, huduma ya barua pepe, Google Maps na ramani na mwelekeo Google Drive uhifadhi ya data mtandaoni, Google Photos uhifadhi na kushiriki picha ama vile YouTube ambayo ni jukua kubwa la video ulimwenguni Google pia ni kiongozi katika maendeleo ya mfumo wa uendeshaji wa simu za mkononi unaojulikana kama Android ambayo unatumika na mamilioni ya kifaa duniani mfumo huu umeleta mabadiliko makubwa katika upatikanaji wa teknolojia kwa watu wengi na kueza kusaidia inchi nyingi kueza kujikuza kupitia kampuni hii ya Google.

Naam napenda mva kwa sababu mvua huleta faida nyingi na hisia nzuri huweza kukuza mimea nyasi na vitu vingine vilevile mvua humaliza vumbi nyingi na humaliza joto kali mvua ni chanzo muhimu cha maji ambayo ni muimu kwa maisha ya viumbe wote duniani hasa binadamu na wanyama kama ngombe husaidia mimea kukua kuleta hewa safi na kuhifadhi mazingira kuwa mazingira mazuri, mazingira safi na mandhari huwa nzuri zaidi, nyasi ya kijani, miti hunawiri vizuri Kwa upande wa hisia, mvua mara nyingi huleta hali ya utulivu na amani ambayo watu wanapenda zaidi kusikiliza tone la mvua linaporomoka kunasaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuleta hisia za utulivu mvua pia huleta fursa za kujifunza mambo mapya kama vile kucheza nje kuogelea katika matope au hata kufikiria mambo kwa utulivu wakati wa mvua mvua ni kitu ambacho huleta mambo mengi mazuri na kuweza kumaliza vumbi nyingi au kuweza kumaliza joto jingi na kuleta utulivu mzuri, utulivu wa amani na ambao mtu anaeza akatulia vizuri na kuweza kupata kupumzisha akili zake na kuondoa msongo wa mawazo uliomkumba.

Naam, ndoto yangu kubwa ni kuona dunia ikitumia teknolojia kwa njia inayolegesa maisha ya watu, maisha yawe sawa, maisha yawe rahisi, vile vile kuleta usawa na kukuza maendeleo endelefu, ningependa kuona teknolojia ikitumika kwa njia inayosaidia watu, kufikia ndoto zao binafsi, kuondoa changamoto za kijamii, kuondoa changamoto za nchi kama vile umasikini, elimu duni ieze kuisha, tupate elimu bora na matatizo ya afya yaeze kupungua au yaishe kamwe pamoja na kuimarisha uhusiano wa binadamu kwa kuwezesha mawasiliano na ushirikiano wa kweli bila vikwazo Pia ningependa kuona maendeleo ya watu wakileta suluhisho za matatizo magumu yanayokumba dunia kwa sasa kama vile mabadiliko ya tabianchi, ugonjwa sugu, ugonjwa wa homa kali na upungufu wa raslimali. Joto hii ni ya dunia ambapo teknolojia siyo kikwazo bali ni daraja la kuunganisha watu kukusa ubunifu vizuri na kwa usawa, kwa urefu na kwa upana na kuimarisha maisha ya kila mtu kwa usawa na heshima. Sote tuishi maisha mazuri, maisha sambamba na maisha ya kupigiwa mfano.

Naam, jukumu ambalo nalipenda zaidi kasini ni lile linalo nihamasisha kutumia ubunifu wangu kuweza kusaidia watu na akili yangu kutatua changamoto mbalimbali za kampuni kupata nafasi ya kushiriki katika kutafuta suluhisho bunifu kwa matatizo ya kila siku kunanifanya nijisikie kuwa na maana na kuleta mchango wa moja kwa moja katika maendeleo ya sirikali au timu inayoifanyia kazi vile vile jukumu hili pia linanihusisha ushirikiano na wenzangu kwa kushirikiana vizuri kwa utulivu na amani na kueza kusaidiana kusikiliza mawazo tofauti na kuungana pamoja kufanikisha malengo makubwa kwa njia bora zaidi Pia napenda jukumu ambalo linahusiana na mawasiliano na uongozi Kwani lina linaniimarisha uhusiano na dani ya timu na kuhakikisha kila mtu anaelewa majukumu yake kwa uwazi na vile vile kueza kuimarisha viwango vya kazi kuweza kuifanya kazi vizuri na kuweza kukua pamoja na kufanya kazi kwa umakini na ufanisi.

Simu yangu hutumia zaidi kama chombo cha mawasiliano kwa ajili ya kuungana na familia marafiki na wenzangu kazini simu ni kitu na ambacho husaidia mtu kueza kuwasiliana iwapo ni kutuma ujumbe mfupi au kueza kuwasiliana na mtu ni kitu na ambacho ni rahisi na haraka Kupitia simu naweza kupokea na kutuma ujumbe wa haraka kufanya simu za sauti au video calls na kushiriki habari muhimu mara moja Jambo linalorahisisha maisha ya kila siku simu ni kitu na ambacho ni kizuri saidi unapokuwa nacho na watu wengi huweza kumiliki simu Hata pale vijijini, watu humiliki simu kwa ifyo simu ni kitu na ambacho ni raisi sana kueza kukitumia Pia simu hutumika kama kifaa cha kupata habari na kujifunza kupitia mtandao ambapo mtu anaweza kufuatilia taarifa mpya kusoma makala au kutasama mfumo mbalimbali yanayonisaidia kuendelea au kuendeleza ujusi na maarifa yangu binafsi Zaidi ya hayo simu ni zanaa muhimu kwa burudani kama vile kuweza kutasama filamunu za vichekesho kwenye YouTube au Facebook, TikTok, unaweza ukapata video za vichekesho pale uweze kutasama. Simu ni kifaa na ambacho, husaidia mtu sana na huwa simu ina manufaa mengi.

Naam, mimi huboresha michakato ya kazi kwa kuangalia kwa kina jinsi shughuli mbalimbali zinavyotekelezwa katika shirika au timu iliku kuongeza ufanisi na ubunifu, kupunguza makosa na kufanikisha malengo kwa haraka na kwa ubora zaidi Ili kufanya hivyo kwanza hua naanza kwa kuchambua taratibu zilizopo Sasa kuelewa changamoto zinazokumba kila hatua na kutambua maeneo yenye upungufu au vikwazo Vinavyoadhiri kazi na ubora wa kazi Baada ya hapo napeleka njia za kuboresha kama vile kuondoa hatua sisizo za lazima kurahisisha mawasiliano kati ya wahusika na kuweza kuweka mambo yote yawe sawa na kutumia teknolojia zinazofaa kusaidia kurahisisha kazi au kufanya baadhi ya shuguli kuwaza kiutomatiki pia ni muhimu kushiriki timu au kuweza kushirikisha wenzako katika mchakato huu ili kupata mawazo na ushauri kutoka kwa wale wanaoshugulikia au kutoka kwa wale waliobobea kwenye kazi hizi kazi hizi kila siku kwani wao hua na uelewa na kina wakina wachangamoto na suluhisho zinazowezekana bali na hayo vilevile mbali na hayo huweka malengo ya wazi na kipimo cha matokeo kinachoweza kufuatilia na kueza kurahisisha kazi ile.

Kitu na ambacho mimi hufanya ili kuweza kuongeza usalisaji wangu Napanga ratiba ya kazi kwa makini ili kuhakikisha ninawekeza muda wangu vizuri katika shughuli muhimu na za kipaumbele Hii hunirahisishia au hunisaidia kuwepuka usumbufu na kuchanganyikiwa kwa kufanya mambo yasiyo na tija au mambo yasio muhimu Pia napendelea kugawanya kazi kubwa kwa sehemu ndogo zinasoweza kutekelezwa kwa urahisi na kwa haraka Jambo linaloongeza motisha na kurahisisha kazi kufuatilia maendeleo vizuri na kuweza kuyafanya vizuri vile vile mbinu za kuzingatia kazi kwa kina na kuondoa vizingiti vinavyoleta uchelewe shaji au kuhusu ubora wa kazi Kwa vile vile napungusa matumizi ya muda kwenye vitu vinavyoweza kusababisha usumbufu kama vile mitandao ya kijamii mawasiliano yasio ya dharura Wakati mwingine majukumu muhimu aidha ninaweka malengo ya wazi na muda maalumu wa kumaliza kazi kila kazi kwa muda unaostahili Jambo linalo, linaongeza msukumo na kuwafanya kuweza kufanya kazi vizuri na kuweza kuwaongezea wafanyakazi motisha ili waeze kuifanya kazi ile kwa umakini, kwa ustaarabu, kwa ufanisi na kuweza kuifanya haraka.

Naam, kuna vipindi vingi na ambavyo mimi ninavyovipenda ila nina vipindi viwili ninavyovipenda zaidi na kuweza kuzitazama kila siku Kipindi cha kwanza ni kipindi cha selina na ambacho huwa ni kipindi kizuri, kipindi chenye mafunzo vile vile mahali na ambapo huwa wanapochezea kipindi kile au nyumba wanayoitumia huwa ni nyumba na ambayo ni maridadi Mandhari ya pale huonekana nzuri, nyumba ile hua ni nyumba ya kifahari na nyumba nzuri zaidi Kipindi hicho huwa ni kipindi kizuri, kipindi chenye mafunzo na vile vile ukitazama kipindi kile Iwapo umechoka unaeza ukatuliza akili zako pale kwa kueza kupata vichekesho na kueza kutazama vitu ambavyo ni vya dharura watu wale wameeza kucheza kipindi kile vizuri na kueza kukipamba na kueza kutengeneza kipindi kile kinaeza kuvutia vile vile kuna kipindi kingine cha hulabalu na ambacho ni kipindi kizuri pia ambacho huchezwa na watu ambao wana uzoevu watu ambao ni watu wavichekesho Kipindi kile ukitazama wakati uko na stress au wakati umeeza kufinyiliwa na kazi nyingi au wakati wako wa mapumziko unaweza ukacheka vizuri na kuweza kusahau mambo yote na ambayo yalikuwa yameeza kukukumba.

Naam, baada ya siku ndefu, nachukua mapumziko kwa kujiweka katika mazingira tulivu na yenye utulivu wa hali ya juu, mazingira ambayo yananisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuleta amani ya ndani kwa ndani, amani ya akili na amani ya mwili. Hii inaweza kuwa kwa kusikiliza mziki wa country music, mziki na ambao una sauti nzuri sauti za asili, zinazobeba hisia za utulifu na faraja na amani kwa pamoja au hata kwa kusoma kitabu kinachovutia na kunipa fursa ya kujifunza mambo mapia kwa njia hisio rasmi vile vile, napenda kutumia muda kuungana na familia au marafiki kwa mazungumzo ya hofu au burudani Kwani hilo, hutoa hisia ya kuwa na msaada wa kijami na kuondoa uchofu wa akili Wakati mwingine kuangalia filamu au vipindi vya televisheni ni njia nyingine nzuri ya kupumzika na kuweza kujiburudisha pale Kwani vile vile hutoa nafasi ya kujiondoa kidogo kutoka kwenye changamoto za kila siku na kueza kukutuliza na kukondolea mawazo mingi. Zaidi ya hayo napenda kufanya mazoezi ya mwili kama vile kutembea kwa taratibu au mazoezi mepesi ya nayo ongeza mzunguko wadamu mwilini.

Naam, majira ninayoyapenda mimi ni yale yanayobeba mchanganyiko wa hali ya hewa, hewa nzuri, uzuri wa asili na fursa za kufanya, shughuli mbali mbali zinazo ongeza fursa na utulifu wa akili na mwili. Majira yenye joto la wastani na mvua za mara kwa mara, huchangia mazingira yenye rangi za kijani na mandhari ya kuvutia. Jambo linalo wafanya watu wengi kujisikia kuwa na nguvu na muskumo wa kufanya mambo mapya vile vile majira haya hutoa nafasi nzuri kwa watu, kuungana na familia au marafiki kufanya matembezi ya asili matembezi mazuri na matembezi ya kusaidia hata vile vile matembezi ya naeza ya kasaidia kwa afya ili kutengeneza afya yako matembezi mengi huwa maswezi na kushiriki katika shughuli za nje kama kilimo, michezo au hata mapumziko ya kimapenzi aidha majira yenye mabadiliko ya hali ya hewa yanapendelewa kwa sababu yanabeba hisia za mabadiliko kuuza upya na kuleta matumaini mapya katika maisha na kueza kubadili mambo na ambayo yalikuwa mambo muhimu Iwapo mlikuwa mume weza kupanda vitu kama vile mahindi au ngano Majira ya joto kali au jua mambo mahindi yale yanaeza yakakomaa vizuri na kukauka ili muweze kuyafuna mpate mazao mazuri.

Naam, mchezo ninaupenda zaidi katika olimpiki ni ule unaochanganya mbinu, nguvu na ustadi wa hali ya juu vile vile kuongeza kazi na ambao huleta mshikamano mkubwa kati ya wachezaji kutoka sehemu mbalimbali za dunia Mchezo huu unaangazia siyo tu ushindani wa viungo bali pia hua athari ya moja kwa moja kwa maadili ya kijamii kama ushirikiano, heshima na mshikamano wa kimataifa vile vile katika olimpiki mchezo mingi ina mvuto wa kipeke kutokana na historia yake ilioshiba, historia ndefu, mahitaji ya kimwili na kiakili, jinzi wanavyoonyesha utamaduni na ushawishi wa kila nchi. Mchezo unaonyesha au unaojumuishwa mbinu za haraka nguvu za mwili na mikakati wa kuaminiana ndani ya timu unafutia kwa sababu unaonyesha mambo mengi na ambao ni mambo muhimu kuweza kushirikiana kama timu na kuweza kujipa nguvu na kuweza kuharakisha kwa kuweza kuwa miongoni mwa wale wa ambao ni washindi au kiwango cha juu cha mafunzo mliyo yafunzwa muweze kutumia pale na kuweza kupata ushindi.

Napendelea kutumia chai zaidi kwa sababu ina ladha nzuri ya kipekee inayonipa hizia za utulifu na faraja Hasaa wakati wa mapumziko au majioni chai pia huleta fursa ya kuungana na watu katika mazungumzo mazuri na kubadilisha mawazo kwa njia ya asili na isio ya iziokuwa rasmi Haidha chai ina aina mbalimbali zinazoweza kupikwa kwa mbinu tofauti Jambo linalofanya iwe chaguo la kuvutia kwa watu wenye ladha na tamaduni tofauti mbali na ladha chai pia ina faida za kiafya kama kusaidia mgegenyo wa chakula na kuleta utulivu wa akili vile vile chai ya maziwa huwa ina manufaa mengi kwa sababu masiwa yale husaidia mifupa ya binadamu, kusaidia meno ya binadamu na pia masiwa yale huwa yana proteini na ambayo ni muhimu zaidi kwa binadamu. Mimi hupenda zaidi kutumia chai ya maziwa kwa sababu ina manufaa mengi kwenye mwili na kusaidia afya yangu iwe afya dhabiti ama afya imara.

Naam, mimi hufanya kazi na timu ya mbali ni jambo ambalo linaweza kuwa na faida nyingi Ikiwa linapangwa na kutelekezwa vizuri na kufuatiliwa kwa makini na kwa ukaribu kufanya kazi kwa mbinu hii kunahitaji mawasiliano ya wazi, mawasiliano ya ukaribu, uaminifu na ushirikiano mzuri wa karibu, licha ya kutokuwepo uso kwa uso timu ya mbali hutoa fursa ya kuungana na watu wenye ujuzi na usoefu kutoka sehemu mbalimbali, jambo linalongeza ubunifu na mitazamo mipya katika kutatua changamoto zinazo wakumba. Vile katika mazingira ya kazi ya mbali ni muhimu kueka ratiba au kueza kueka taratibu madhubuti ya mawasiliano kama mikutano ya kawaida kupitia video kutumia zanaa za kushirikiana mtandaoni na kuanzisha malengo ya wazi ili kueza kufikiana kwa ukaribu na kuweza kupeana maelezo mazuri maelezo na ambayo yatasaidia na kupeana mwelekeo moja wa kufanikisha malengo kuwa pamoja na kukubaliana vizuri.

Napenda kitanda kizuri kinachotoa usaidizi mzuri kwa mwili mzima na kwa afya ya mwili. Hasaa sehemu ya mugongo na shingo. Ili kuhakikisha usingizi unakuwa mzito na wa kuridhisha, bali si usingizi wa mangamu mangamu. Kitanda kizuri kinapunguza maumivu na usumbuvu wa mwili, na hivyo kusaidia mtu kuamuka akiwa na nguvu na mkoa bora na afya nzuri bila maumivu yoyote ya kila aina maumivu ya mgongo au maumivu ya mifupa Hali hiyo inasaidia pia katika kuboresha afya ya jumla wa kuzuia matatizo ya misuli na mifupa yanayoweza kutokana na kulala, kitandani, kisicho na msaada wa kutosha vile vile, ingawa kitanda kigumu kinaweza kuwavutia baadhi kwa sababu hutoa usingizi wa moja kwa moja napendelea usawa kati ya ugumu na ufunyevu ili kupata faraja. Ila kwangu mimi, kitanda kizuri ndio kitanda ninachopendelea zaidi kwa sababu ni kitanda na ambacho kina usingizi mzuri na kitanda na ambacho hakita kusumbua kwa maumivu ya muili.

Napenda kusoma maoni mtandaoni kwa sababu yanaweza kutoa mitazamo tofauti maarifa mapya na maoni ya kipekee kuhusu mada mbalimbali vile vile yanaweza kuleta mambo na ambayo ni muhimu yanayojiri na mambo mengine mazuri kusoma maoni kunanisaidia kuelewa hisia maoni na usoevu wa watu wengine Jambo linaloongeza kuelewa kwangu au maswala mbalimbali na kunipa mwanga wa jinsia watu wanavyofikiria au wanavyohisi kuhusu jambo fulani iwapo ni jambo nzuri au jambo la kukera au jambo la kuvunja moyo vile vile jambo la kuweza kuvunja matumaini. Zaidi ya hayo maoni mtandaoni huwa ni chanzo kizuri cha mijadala yenye manufaa na changamoto ambazo zinaweza kusaidia kukuza mawazo mapya au kuboresha mtazamo wangu binafsi na kuweza kujiboresha hata vizuri Hata hivyo ni muhimu kuchuja na kutadhmini maoni hayo kwa makini Kwani sio yote huwa ni ukweli au yanaweza kuwa na upendeleo fulani.

Naam kwangu mimi ningependa kujaribu mchezo unaochanganya mbinu ujuzi wa haraka na mshindano wenye changamoto za kiakili na mwili Mchezo kama huo unaniwezesha kujifunza mbinu mpya kuongeza uwezo wa kufikiria kwa haraka na kuboresha uwezo wangu kushiriki na wengine na kuweza kujimarisha Vyongo vyangu vya uchesaji Pia ningependa mchezo wambao unaleta burudani na msisimuko Lakini pia unaleta fursa ya kujifunza, kuhusu, ushawishi na mkakati na nidhamu, binafsi, nidhamu bora na mchezo nambao ni mchezo unaochezo kwa amani na furaha vile vile ingependa mchezo unaweza kuchezwa katika mazingira tofauti iwe kama mchezo ya timu au mchezo ya mtu binafsi Kwani hii huongeza fursa za maingiliano na watu wa asili na tamaduni tofauti tofauti mchezo huo unapaswa pia kuwa na changamoto zinazo saidia kukuuza ustadi na kumtumia mtu moyo wa kuendelea kujifunza na kuboresha viwango vyake vya uchezaji ili awe mtu mcheazji marufu na mchezaji mzoefu ambaye ana maadili ya kucheza mchezo ule na akuwe na viwango vyajuu vya kucheza mchezo ule.

Naam, nimewahi kuona bahari na uzoevu huo ni wakipeke sana. Bahari inaleta hisia za upana, usio na kipimo, inaleta utulivu mzuri, ukimia wa kina na nguvu za asili zinazobeba hadithi nyingi za maisha na historia. Kuangalia mawimbi yanavyofuma, kusikiza zsauti ya maji ya kigonga pwani na kuhisi upepo wa baridi au upepo wa baharini kuna nifanya nijisikie amani na huru mtu mwenye mtulivu, mtu mwenye furaha kama sehemu ya muungano mkubwa wa dunia na asili. Vile vile bahari pia ni chanzo cha maisha mengi yenye viumbe wa ajabu na mandhari ya kuvutia ambazo hupendeza kuono na kujifunza kuhusu urithi wa dunia yetu. Pale baharini pana mambo mengi unaeza ukapata samaki wakubwa kama vile nguva na samaki wengine na ambao ni wa ajabu ajabu ambao huwezi ukawaona kwenye mito au kwenye maziwa haya madogo madogo Zaidi ya hayo, bahari ni mahali pazuri pa kupumzika, kutafakari na kupata msukumo mpya kwa maisha Ikiwa watu nafasi au ukiwapa watu nafasi ya kuungana na mawazo yao na kupunguza msongo wa mawazo, pale ndipo pahali patulivu, pahali pazuri pa kueza kujituliza na kueza kuondoa msongo wa mawazo.

Na mda wangu wa bure mimi hujifunza na kupata msukumo wa kufanikisha malengo ya eyangu binafsi na ya kazi za angu Napenda kutumia mda huu kufanya shughuli zinazoongeza furaha na ustawi wa akili kama kusoma vitabu au makala za kielimu na burudani kusikiliza mziki au broadcast zenye ujumbe nzuri na kutazama filamu au vipindi vina vyoongeza maarufu au burudani Haswa vipindi nambavyo ni vizuri au filamu za fita huwa zinaburudisha mtu vizuri wakati wake waburi Pia napenda kutumia mda wangu waburi kuungana na familia na marafiki kwa mazungumzo ya kina au shughuli za pamoja zinazo jenga uhusiano imara na furaha na kuleta amani pamoja Wakati mwingine napendelea kufanya mazoezi ya mwili kama kutembea kwa utulivu au kufanya mazoezi mepesi, jambo linaloongeza afya na huondoa msongo wa mawazo. Pia napenda kutumia muda wabure kutafakari na kupanga mipango ya siku zijazo. Kwani hili hun huchangia kuleta mwelekeo mzuri na kueza kuimarisha mipango yangu.

Naam harufu ninayoipenda ni harufu ya manukato ni mchanganyiko wa harufu nzuri na za kipekee zinazotengenezwa kwa kutumia viungo mbalimbali vya asili na kemikali zinazolenga kuamsha hisia za furaha utulivu na mvuto binafsi manukato huwa ni vipengele vinavyojulikana kama noti za kichwa, noti za moyo na noti za msingi. Ambazo zinapochanganywa kwa ustadi hutoa mwelekeo wa kipekee wa harufu unaobadilika kadri manukato yanavyoliwa na kuanza kufanya kazi mwilini. Vile vile harufu za manukato zinaweza kuleta hisia mbalimbali kulingana na mchanganyiko wa viungo vilivyo tumika kwenye manukato yale iwapo ni manukato yanaonukia vizuri ila kuna mengine yanaonukia harufu isiyo nzuri na isiyo ya kuvutia.

Ninachofanya ili kushirikiana na timu mimi huanza kwa kuelewa malengo ya pamoja na jukumu la kila mshiriki ili kuhakikisha kila mtu anaelewa jinsi anavyoweza kuchangia kwa ufanisi napenda kusikiliza kwa makini mawazo ya wezangu Kwani kushirikiana kunahitaji kuheshimu maoni tofauti na kutumia uzoefu wa kila mtu kuleta suluhisho bora zaidi ili kuweza kujua suluhisho ni lipi au muweze kutatua suluhisho ilo Pia hujizatiti kutoa msaada pale panapo hitajika kuwasilishana au kuwasiliana kwa uwazi na kwa wakati unaostahili na kushirikiana katika kupanga mikakati inayowezesha timu kufanikisha matokeo bora na kueza kuleta maendeleo na ambayo ni mazuri kushirikiana kwa pamoja na timu huwa ni kitu na ambacho ni kizuri saidi na munaeza kukuzana pale kueza kuelimishana kwa kila mtu kwa maoni yake maoni yale mnapo yachanganya huenda yakaleta Kitu na ambacho ni kizuri na mkaeza kujadiliana vile mtakavyofanya na kueza kuimarisha mipango yenyu.

Naamu, nimewai kutembelea ziwa na mto zote kwa pamoja. Na usoevu huo ni wa kipekee sana kutembelea ziwa au mto kuna nipa fursa ya kuungana na uzuri wa asili kuweza kuona mazingira ya navyondelea au kuweza kupata hewasafi. Kuonja utulivu wa maji ya nayo tiririka au kunyesha taratibu na kuhisi uhai wa mazingira ya nayo zunguka. Maji haya huleta hisia za amani na unyenyekevu na mara nyingine hua ni mahali pazuri pa kutafakari, kupumzika na kupata msukumomu pia kwa maisha yako na kuweza kujituliza pale kuweza kumaliza mashidazako iwapo una msongo wa mawazo unapotembelea mto au ziwa pale utaeza kupata hewa safi na utapata nafuu kwa haraka Ziwa na mito ni vyanzo vya maisha kwa wanya mapori na mimea na kufitembelea kuna nipa nafasi ya kujifunza kuhusu mzunguko wa maisha na umuhimu wa kuhifathi mazingira haya kwa visazi vina viokuja Ili waeze pia nao kueza kujia na kujiburudisha kwa kujiangalilia vitu vile Pia nao waeze kujifunza mengi kupitia maziwa au mito.

Naam, mnyama ninaetaka kumfuga ni ngombe kwa sababu ngombe ni mnyama mzuri, mnyama na ambae hana shida nyingi, mnyama na ambae utakapompa chakula chake cha kumtosha, ataeza kukupa manufaa mazuri kama vile maziwa, na vile vile ataeza kutengeneza nyama na ambayo ni nzuri pia kwa binadamu, au ngombe atakaponona vizuri unapumuuza, utaeza kupata faida. Ngombe ni mnyama na ambaye ana faida nyingi kama vile maziwa Nyama na ngozi yake vile vile hutumika kwa kushona vitu mbalimbali kama viatu Mishipi na kofia za kufaa, darama vile vile Pia mbolea ya ngombe hutumika pale kwenye shamba kuweza kukuza mimea na vitu vingine mbalimbali kama viazi, mtama, mchicha, mboga za kienyeji, sukumawiki Unaeza ukatumia mbolea ile ya ngombe kuweza kukuza mimea yako ngombe anafaida nyingi na ni mnyama na ambae ni nataka zaidi nieze kumfuga ili nieze kupata manufaa yale na nieze kujinufaisha na kuweza kujikimu kimaisha kupitia ngombe.

Naam, ninapopanga wiki yangu ya kazi huanza kwa kuweka malengo makuu ambayo nataka kufanikisha ndani ya kipindi hicho. Hii inanisaidia kuwa na mwelekeo wazi na shughuli kuweza kuzimaliza kwa wakati unaostahili na kuhakikisha kwamba kila siku ninafanya kazi zinazoongeza dhamani kwa malengo hayo. Pia napanga kila siku kwa makini nikiweka vipaumbele vya kazi kulingana na umuhimu na dharura ya kazi hizo. Wakati mwingine hujumuisha muda wa mapumziko na shuguli za kujitunza binafsi ili kuhakikisha ninaendelea kuwa na afya nzuri na akili yenye mwelekeo mzuri. Napenda kutumia sanaa za kidijitali kama kalenda na programu za kusimamisha au kusimamia kazi kusaidia kupanga ratiba na kupokea vikumbusho vya majukumu muhimu Hata hivyo huwasiliana na timu yangu mwanzoni mwa wiki ili kuelewa vipaumbele vya pamoja na kuhakikisha kwamba kazi zangu zinaendelea na malengo ya timu yanaeza kutimizwa kulingana na mujibu au kwa ustaarabu na kwa ufanisi.

Ningependa kupata mafunzo yanayo lenga kukuza ujuzi wakiteknolojia na mbinu za kisasa za kazi, hasa yale ya nayo husiana na matumizi ya akili, au usimamizi wa data na ufanisi wa kazi ku kupitia zanaa za kidigitali. Mafunzo haya ya tanisaidia kuelewa na kutumia teknolojia mpya kwa njia bora, kuongeza tija kazini na kutoa suluhisho bunifu katika changamoto za kila siku. Vile vile ningependa kupata mafunzo yanao ya uongozi na usimamizi wa timu ambayo yata nisaidia kuimarisha uwezo wangu wa kuongoza kwa hekima na heshima na taathima, kuhamasisha timu na kusimamia rasilimali kwa ufanisi na kwa ubora. Haya yata ya mafunzo haya yatanikuza uwezo wangu na kunifanya kushirikiana na kushawishi kwa njia yenye tijia na yenye athari chanya katika mazingira yetu na ambayo tunataka kueze kueendeleza yawe masingira bora, masingira ya kufaana, vizuri.

Naam kulima ni kitu na bacho ni kizuri Kwangu mimi nimewahi kulima na ni usoevu mzuri sana Unaonyesha umuhimu wa uvumilivu nidhamu na kazi kuwabidi Kulima kuna hitaji mpangilio mzuri uelewe mabadiliko ya hali ya hewa na ustadi wa kutumia raslimali kama maji na mbolea kwa ufanisi Uzoevu huu hhufundisha pia kuhusu mzunguko wa maisha uvumilifu wa mimea wakati wa kukua na jinsi kazi ya mikono au machine inaweza kuleta tija na mafanikio kwenye maisha na au kwenye jamii vile vile kulima kuna nifanya nijisikie kuwa na uhusiano wakaribu na ardi na asili na kunipa furaha kubwa wakati mavuno ya napo fanikiwa bada ya juhudi za muda mrefu Hii ni sehemu ya maisha ambayo kuleta furaha binafsi na kuchangia katika kuwa na maisha yenye afya na chakula bora Wakati unapopanda vya kulaviyako, vinakua vizuri, vinanawiri, huo5 huani kitu nambacho kinafuraisha saidi, vile vile kwa ujumla kulima ni kazi yenye dhamani kubwa, inayohitaji hekima, bidii na, upendo kwa mazingira na kueza kuwa mtulivu na kuwa na subira ya hali ya juu.

Naam wakati wa likizo najitayarisha kwa kuunda mpango unaole lenga kupumzika kikamilifu kujifunza mambo mapya na kufurahia muda wangu kwa njia yenye maana Hii huanza kwa kupanga shughuli au maeneo itakayo tembelea kwa kuzingatia mambo ninayopenda na lengo la likizo hiyo kama vile kupumzika kutembelea familia au kujifunza kitu kipya vile vile na jitahidi kuondoa mzigo wa kazi kabla ya likizo kuanza ili niweze kuji kujiepusha na msongo wa mawazo na kuzingatia kikamilifu wakati wa kupumzika. Hii inanihusisha kueka mipaka ya kazi na ya mawasiliano kazini najiweka kujiwekea muda wa kujitunza binafsi ili niweze kuitunza afya yangu kwa kueza kujipumzisha Maanake unapofanya kazi saidi, unaeza ukadhuru afya yako, unaeza ukadhuru vile vile akili zako ni muhimu sana mtu ili aeze kupata mda wake mpumsiko kuweza kutuliza mwili na kuweza kutuliza mawazo yake ili aeze kuwa fresh na awe aeze kupanga mambo mapya na ambayo atakapobrundi kasini Ataka yoenda kufanya ama kuendeleza.

Na'am ningependa kukuza ujuzi wangu katika usimamizi wa mabadiliko na uongozi wa kidigitali, ili niweze kusaidia watu na mashirika kuendana na mabadiliko ya haraka yanayotokea katika ulimwengu wa kazi, kujifunza mbinu bora za mawasiliano usuluhishi wa migogoro na ushirikiano wa kima taifa pia ni muhimu ili kuleta mafanikio ya pamoja katika mazingira ya kazi yaanayo badilika vile vile ningependa kujifunza lugha mpya na tamaduni tofauti kwani hili linaongeza uwezo wa kuelewana na kushirikiana na watu mbalimbali duniani kwa ufanisi, zaidi na kwa hekima. Kwa ujumla kujifunza mambo mapya ni njia ya kuendelea, kukuza, maarifa, ustadi na mtazamo mpana wa dunia. Na vile vile unaweza kujifunza mambo mengi kupitia teknolojia na kuweza kujifunza lugha nambazo ni nyingi na ambazo zinatumika zaidi duniani haswa lugha ya kifaransa. Kiingereza, ndizo lugha ambazo zinatumika kote ulimwenguni na inchi nyingi zinaeza kutumia lugha hizo.

Naam rangi yangu ya kupendezwa ni rangi nyeupe ni rangi inayo beba maana nyingi za kina na hutafsiriwa kwa njia chanya katika tamaduni nyingi duniani Kwa ujumla nyeupe huwakilisha usafi amani unyenyekevu na mawazo mapya ni rangi inayotoa hisia ya utulivu na uwazi na mara nyingi hufanya mtu ajisikie huru mtulivu na mwenye mpangilio mzuri ni rangi nyeupe pia huhusishwa na uaminifu na ukweli kwa sababu haina mchanganyiko wa rangi nyingine Hii ndiyo sababu hutumika sana katika mazingira yanayohitaji usafi na nidhamu kama hospitali, mahabara na taasisi za afya. Rangi hii husaidia kuleta hali ya usafi na usafi wa macho ana akili na huondoa msongomano wa mawazo. Kwa upande wa hisia, nyeupe huleta amani ya ndani na faraja na inaweza kusaidia kupunguza msongo wa mawazo ni rangi inayo faa zaidi kwa kueza kupakwa kwenye chumba au kueza kutumika mahali kwingi.

Na'am, hesabu ni kitu nambacho kila mtu anapaswa kukipenda kwa sababu hesabu huwezi ukaishi bila hesabu mahali popote uendapo ni hesabu, pia kulala ni hesabu, kuweza kufanya kazi ni hesabu, kuweza kupanga mipango ya kuweza kuweka kazi zako usawa ni hesabu Pia kupika ni hesabu, kulala ni hesabu, kila kitu unachofanya ni hesabu. Hesabu ndiyo kitu nambacho mtu haezi kuishi bila Haswa unapofanya mambo yako ya kazi vile vile unahitaji hesabu na tena hesabu ya hali ya juu hesabu ndiyo kitu au ndiyo somo nambalo mtu anahitaji aweze kuliweka kwa ukaribu na aweze kulisoma kwa undani na aweze kuelewa zaidi Kwa sababu maisha yote au dunia nzima hesabu hutumika zaidi na ndiyo kitu nambacho hutumiwa zaidi Hata pale unapoenda kwenye supamarket kununua vitu vile vile pale ni kufanya hesabu. Hesabu ni kitu nambacho mtu anastahili akizingatie na aweze kukiweka karibu zaidi.

Ninaishi katika mazingira tulivu yanayonipa nafasi ya kufanya kazi kwa umakini na pia kupumzika kwa utulivu, utulivu wa hali ya juu na kuweza kupata raha ya utulivu. Mahali ninapoishi panazingatia mpangilio mzuri usafi wa hali ya juu na hali ya amani ambayo hunisaidia kuwa na mwelekeo mzuri na mawazo na utendaji wa kila siku. Vile vile ni eneo linaloniruhusu kuwa karibu na shughuli muhimu za maisha huku likitoa faragha na utulivu unaohitajika baada ya shughuli nyingi. Mazingira haya hunifanya nijiskie salama na mwenye uhuru na kupanga siku zangu kwa ufanisi na ubora. Pia ni mahali panapo nipa fursa ya kujifunza, kutafakari na kuendeleza malengo yangu bila usumbufu mwingi. Kwa ujumla mahali ninapoishi ni sehemu inayonipa uuiano mzuri katika ya majukumu ninayofanya na mapumziko na maendeleo binafsi ili kuweza kuzifanikisha kazi zangu vizuri na ziwe kazi safi.

Naam, napendelea kuwasiliana na watu kwa njia ilio wazi, njia ilio sahihi bila kugombanisha watu njia yenyeheshima na inayozingatia kusikiliza kwa makini mawasiliano mazuri kwa ngu huanza na kuelewa kwanza mtu mwingine anacho kusaidia kusema kabla ya kutoa majibu ili kuhakikisha hakuna kutoelewana vile vile njia hii husaidia kujenga uaminifu na kuimarisha mahusiano ya kudumu na kueza kueka heshima kati yenyu. Napenda mawasiliano ya nayokuwa ya moja kwa moja lakini yenye upole na amani bila maneno makali au ya kutisha tamaa au ya kukatisha tamaa. Iwe ni ana kwa ana, kwa simu au kwa maandishi. Lengolangu ni kuhakikisha ujumbe umewasilishwa kwa uwazi na kwa wakati unaostahili ili tuweze kutengeneza mda au tuweze kumaliza mawasiliano hayo kwa mda. Vilevile mawasiliano ya ainahii husaidia kupungusa migogoro kuimarisha ushirikiano na kufanya kazi au mahusiano ya kijamii yaendelee kwa ufanisi na muelewano uweze kuwa muelewano thabiti na heshi manzuri na filevile kusaidiana kweze kufanya kazi kwa makini na ufanisi.

Kiongozi mzuri anapaswa kuwa na sifa kadhaa muhimu zinazomwezesha kuongoza watu kwa ufanisi na kwa heshima Kwanza kabisa, uaminifu ni sifa ya msingi sana kwa sababu hujenga amani kati ya kiongozi na wale anawaongosa au wanainchi watu hujihisi salama na tayari kufuata maelekezo ya kiongozi wanaomuamini Pia, kiongozi anapaswa kuwa na mawasiliano bora kati ya jamii na inchi yake Hii inahusisha uwezo wa kueleza maono na malengo kwa uwazi kusikiliza mawazo na changamoto za wengine na kutowa mrejesho unaojenga mawasiliano mazuri usaidia kuondoa kutoelewana na kuimarisha ushirikiano vile vile uwezo wa kufanya maamuzi kwa busara ni muhimu sana kwa kiongozi Ukutana na changamoto na hali ngumu zinazohitaji maamuzi ya haraka lakini yenye fikira au maamuzi na ambayo yanabidi kutiliwa manani maamuzi yanapofanywa kwa haki na kwa kuzingatia maslahi ya wengi uongeza heshima na ufanisi wa kiongozi na anakuwa kiongozi bora na ambaye anaeza kujali hizia za wananchi na kueza kuleta maendeleo na ambayo yanastaili na kueza kuibadilisha nchi ili aeze kuieka kwa njia ilio sawa.

Naam kusubiri kwenye mustari kuna nifanya nijiskie kuwa na wakati wa kujifunza uvumilivu na nidhamu binafsi Ingawa wakati mwingine kunaweza ku kunaweza kuonekana kama kun kupoteza muda au wakati mwingine kunaezakuwa kuna jua kali au jotojingi nambayo inaeza ikaadhiri afya yako vile vile naona pia ni fursa ya kujituliza kufikiria mambo yangu au kutafakari kwa utulivu bila haraka Kusubiri kwenye mustari hunikumbusha umuhimu wa kuheshimu wengine kufuata taratibu zilizowekwa ili vile vile ninjia ya kueza ku kueza kuimarisha heshima yako Aidha kusubiri kwenye mustari unisaidia kujenga subira na kuthibiti hisia hasa pale hali inapokuwa nje ya uthibiti wangu. Badala ya kujiskia, kukasirika na pendelea, kuchukulia hali hiyo kama sehemu ya maisha ya kila siku inayohitaji utulivu na mtazamo chanya. Kusubiri kwenye mstari pia ni vizuri ila wakati mwingine inaeza kuadhiri au uweze kupata uchofu kwa haraka au kuchoka haraka.

Na'amu nywele zangu mimi huzilea mara kwa mara kulingana na mahitaji yake na hali ya mazingira niliyomo. Kwa kawaida mimi hupendelea kuzilea angalau mara tatu hadi nne kwa wiki ili kuhakikisha zinabaki safi zenye afya na zenye mwonekano mzuri ratiba hii hunisaidia kuondoa uchafu, jasho jingi na mafuta yalioyopitiliza bila kukaribia au kuharibu afya ya nywele Wakati mwingine mimi huangalia aina ya nywele na shughuli ninazozifanya Ikiwa nimekua kwenye mazingira ya joto au shughuli nyingi, ninaweza kuongeza uangalizi zaidi au lengo langu ni kudumisha nywele zilizo na unyevunyevu wa kutosha, zisizo kavu wala dhaifu, nywele zilizo na afya nzuri na nywele safi. Na kuhakikisha zinapata virutubishi vinavyohitajika ili ziwe imara na dhaifu.

Wazo zuri langu kwa siku ya leo ni kuchukua muda mfupi na makusudi kujitathimini na kushukuru mwenyezi Mungu kwa siku ya leo kwa kutambua jambo moja zuri ulilofanikiwa au ulilolipenda kuhuzu maisha yako Kisha jiwekee lengo dogo lakini la maana unaloweza kulitimiza leo Lengo hilo linaweza kuwa kuboresha jambo moja kazini. Kusaidia mtu mmoja au kujifunza kitu kipya hata kwa dakika chache vile vile wazo hili linasaidia kuleta muelekezo au muelekeo chanya siku nzima linaongeza motisha ili kuweza kufanya kazi vizuri na kwa ubora na kukufanya ujisikie kuwa na udhibiti wa siku yako vile vile hatua ndogo zenye dhamira hujenga mabadiliko makubwa, kadri siku zinavyokwenda kazi Leo iwe siku ya kusonga mbele kidogo kwa utulivu na ujasiri na kwa hekima na umakini.

Kwa upande wangu mimi nafanya kazi vizuri zaidi asubuhi Hasaa kuanzia mapema baada ya kuamuka Wakati huo akili huwa bado iko safi utulivu upo na usumbufu ni mdogo Hivyo ninaweza kuzingatia kazi kwa umakini mkubwa na kufanya maamuzi kwa ufanisi asubuhi hunisaidia kupanga siku vizuri na kueka mwelekeo mzuri kwa kazi zote zinazo fuata ili kueza kusifanya vizuri na kusimaliza kwa wakati unaostahili vile vile hata hivyo pia napata tija mzuri mchana wa kati kwa kazi zinazohitaji umakini wa wastani na ushirikiano na wengine Hua tunazifanya wakati ule kwa kuwa hatuna uchovu mwingi jioni hui tumia zaidi kwa kazi nye pesi, tathmini au kupanga mambo ya siku itakayofuata Kwa ujumla asubuhi ndiyo muda ninaofanya kazi kwa ufanisi mkubwa zaidi na asubuhi ndio masaa mazuri ya kueza kufanya kazi zote ngumu au kueza kufanya kazi vizuri bila uchovu wote au bila kusumbuliwa.

Naam wakati wangu mwingi napenda kuoga kwa maji ya moto kwa sababu hunipa hisia ya utulivu na faraja na kuweza kuniondolea uchovu na vilevile kutoa baridi maji ya moto husaidia kupunguza uchovu wa mwili kulegeza misuli na kuondoa msongo wa mawazo baada ya siku ndefu ya kazi au shughuli nyingi za siku Pia hunisaidia kutulia kiakili na kujisikia nikiwa safi na mwenye nguvu mpya ya kuweza kufanya kazi zaidi Zaidi ya hayo kuoga kwa maji ya moto kunaweza kuboresha usingizi na kuleta hali ya amani kabla ya kupumzika Kwa kina hata hivyo napendelea kuyatumia kwa kiasi ili kuepuka kuchosha mwili Kwa ujumla maji ya moto ni njia nzuri ya kujitunza na kurejesha nguvu. Vilevile kueza kueka afya yako ikiwa imara ili usipatwe na magonjwa. Maji ya moto huweza kukukinga kutokana na baridi.

Kwenye maisha yangu, mimi napenda kujaribu vyakula vipya kwa sababu zinanipa fursa ya kugundua ladha mbalimbali ya vyakula, tamaduni tofauti za watu, na mbinu mpya za kupika au kuandaa vyakula vile. Kupitia vyakula vipya, ninaweza kupanua ufahamu wangu kuhusu urithi wa chakula kutokana au kutoka sehemu mbalimbali za dunia. Na pia kufurahia changamoto ya kukabiliana na ladha sisiso julikana na awali vile vile zaidi ya hayo kujaribu vyakula vipya huchochea ubunifu na hamu ya kujifunza ili uweze kujua vyakula vya tamaduni ile vina ladha aina gani au vinaandaliwa vipi vile vile kwani mara nyingi huenda nikapata mchanganyiko wa viungo na ladha ambazo si za kawaida kwangu Hii inaniwezesha pia kuelewa vyema tofauti za tamaduni na kuenzi utofauti wa watu kupitia chakula Kwa ujumla kujaribu vyakula vipya ni njia nzuri ya kufurahia maisha, kukazana au kukuza hisia na kujenga kumbukumbu nzuri za kipeke ili uweze kuwa na kumbukumbu mzuri za vyakula vipya kutoka tamaduni tofauti tofauti.

Naamu napenda kutembea katika maeneo yenye mandhari nzuri kama vile mbuga za wanyama misitu au maeneo ya pwani mahali na ambapo ni pazuri hali ya hewa tulivu upepo mwanana na mandhari yenye miti na maua hunifanya nijisikie kuwa karibu na mazingira na kuleta utulivu wa akili na mwili kutembea katika maeneo haya hutoa fursa ya kupumzika, kufikiria kwa utulivu, kupunguza mawazo, kujipumzisha mwili na kupata nguvu mpya za kiakili na kimwili Pia napenda kutembea katika maeneo ya miji au mijini yenye historia utamaduni ambapo naweza kugundua vivutio vipya kujifunza kuhusu maisha ya watu wa historia ya maeneo hayo kuweza kujikusa kihistoria na kuweza kusoma mambo mengi kutembea katika miji pia kunanisaidia kuungana na watu na kuleta burudani kupitia mandhari na shuguli zili za kila siku Wakati wangu mwingi napenda kutembelea mandhari na ambazo ni nzuri au kutembea mahali na ambapo pana mwonekano mzuri na panapendeza.

Naam, mimi ni mtu wa kuwa na nidhamu ya wakati na kujitahidi kufika au kukamilisha majukumu yangu kwa wakati unaotakiwa. Kwa hivyo, mimi ni mtu wa kuwahi au kwa kawaida napanga shughuli zangu kwa umakini ili kuepuka kuchelewa kwa kwani ninaelewa umuhimu wa heshima kwa wakati katika maisha ya binafsi na kazi. Hata hivyo kama binadamu kuna wakati ambapo hali zisizotarajiwa zinaweza kusababisha kuchelewa lakini napenda kuzitatua haraka na kuhakikisha siadhiri ratiba au watu wengine au timu ya kazi sijaeza kuiadhiri kwa kuchelewa kwangu iwapo tuna mkutano au tuna mawasiliano ambayo ni muhimu. Kwa ujumla najitahidi kwa mtu, kuwa mtu wa kuzingatia muda na kuwaheshimu wengine kwa kufika na kuanza shughuli kwa wakati unaofaa na kwa ufanisi.

Naam, mimi ni mpiga kura sugu, mimi hupenda kuwachagua viongozi ambao ni wazuri Ninapopiga kura, mimi hupigia mtu ambaye najua ni mtu mzuri, mtu mkamilifu, mtu mwenye hekima na nidhamu na taadhimu mtu ambaye najua ataweza kuifanya kazi vizuri, bila changamoto zozote Hata kunapokuwa na mgogoro mtu yule ninamuaminia au ninaamini anaeza akatuliza mambo yale na kueza kuyarekebisha yawe mambo mazuri na kuweza kusaidia watu, kueza kusaidia inchi, kueza kuleta mabadiliko, kueza kuleta mafanikio kwenye nchi yake Kiongozi yule unapomchagua unaimani naye anaeza akabadilisha maisha ya watu wengi bali tu siyako au yake mwenyewe Kiongozi mzuri mimi humchagua kwa kuweza kumuangalia na kuweza kumsoma kwa undani Iwapo ni mtu mzuri au iwapo ni mtu atakaye saidia nchi vizuri kwa kuleta manufaa na kuleta maendeleo kwa kukuza uchumi Mimi ni mpigakura sugu na napenda kuwapigia viongozi na ambao naona ni viongozi wazuri viongozi walio na agenda ya kuisaidia nchi bali si kumaliza nchi.

Na'am, najifurahisha wakati wa furaha kwa kushiriki katika shughuli zinazoongeza hisia za mwelekeo mzuri na kuleta utulivu wa akili na mwili Hii inaweza kuwa kwa kuzungumuza na marafiki na familia au jamii kushiriki katika michezo au burudani au hata kusikiliza muziki unaonipa hamasa na furaha shughuli hizi hutowa nafasi ya kuondoa msongo wa mawazo na kuimarisha uhusiano wa kijamii. Pia napenda kutumia wakati wa furaha kufanya mambo yanayonichochea ubunifu kama vile kusoma au kujifunza kitu kipya kwa hilo hutowa hisia za mafanikio na kujitoa. Kibinafsi kwa ujumla. Mimi hupenda zaidi wakati wa furaha au kuweza kujifurahisha na ndugu zangu au kuweza kuenda pale kucheza na watoto nambao watanipa furaha ya kutosha.

Nam kinywaji baridi ninachopenda zaidi ni juisi ya matunda ya maembe Hasa ile yenye ladha ya mchanganyiko wa matunda kama machungwa maembe na mizabibu Juisi hii hutowa utamu wa asili ya juu hutowa vinilishe kama vitamini na madini na ninjia nzuri ya kunyonya kiu hasa wakati wa hali ya joto au jua kali au baada ya shughuli za mwili Pia napenda kunywa maji ya baridi yenye limau au tangawizi kidogo ili kuweza kujiboresha kiafya Kwani hutoa hisia za kuwa safi na kurudisha nguvu kwa haraka bila kuongeza sukari nyingi au kemikali zisizo hitajika kwenye mwili au kwenye afya ya binadamu Kwa ujumla kinywaji baridi ninachokipenda nikile kinacho nipa nguvu zaidi kunipa afyanzuri na utulivu wa mwili na akili.

Naam kucheka hutokea pale moyo unapojaa furaha utulifu amani au msisimuko wa kushiriki katika tukio au jambo muhimu mazungumzo ya yanayobeba, mzaha, upendo au mshikamano ni mchanganyiko wa hisia za ndani na ya uso cheka ni ishara ya kuungana na wengine kuonyesha kukubalika na kuondoa mzigo wa mawazo au msongo wa mawazo unao kukumba Pia kucheka hutokea wakati mtu anapopata maelezo au tukio la kuchekesha ambalo Linaliguza fikra na kukuamusha hisia za raha na furaha ya papo kwa papo kufanya mtu aeze kucheka na kufurahia vizuri Hii inaweza kuwa kutokana na vichekesho hadithi za maisha au hata makosa madogo yanayo chekesha Kwa ujumla kucheka ni njia ya asili ya kuonyesha hisia za furaha na kuimarisha uhusiano wa kibinadamu kwa njia ya kipeke na yenye afya kucheka ni kitu na ambacho ni kizuri na huweza kutengenezea mtu siku na kukaa kwenye furaha tele.

Naam kwa kawaida mimi huenda mahali pa ibada mara kadhaa ndani ya mwesi kulingana na ratiba ila kwa wiki mimi huenda mara moja ikiwa ni siku ya jumapili na mahitaji binafsi mahali pa ibada ni sehemu muhimu sana kwa hunipatia nafasi ya kutafakari kuungana kiroho na kupata nguvu za kiakili na kihisia zinazoniwezesha kuendelea na maisha wa mwelekeo mzuri Kwa hivyo mara nyingi hujumuishwa ziyara hizi katika ratiba yangu kwa lengo la kupata utulivu na dunia au utulivu wa ndani kwa kuomba msaada na kushukuru kwa mambo mazuri katika maisha yangu Hii hunisaidia kudumisha muelekeo mzuri nidhamu ya binafsi na hisia za shukurani zinazongeza nguvu za kukubaliana na changamoto za kila siku mahali pa ibada ni mahali patakatifu mahali na ambapo ni pazuri pa kueza kuenda, kueza kusikiza neno na kueza kuhubiriwa na kupata mafunzo yao ambayo ni mafunzo mazuri.

Naam nimewahi kusafiri kwa ndege ni uzoevu wa kipeke unaonipa hisia za msisimuko na heshima kwa teknolojia ya kisasa kusafiri kwa ndege kuna nipa fursa ya kufika haraka na kwa usalama sehemu za mbali ambazo vinginevyo zingekuchukua muda mrefu kwa njia kwa kawaida au kwa kusafiri kwa gari Hali ya anga ya juu, mandhari ya mawingu na kasi ya ndege hutoa hisia za kipekee zinazo changanya au kuchanganya mshangao na furaha. Vile vile, kusafiri kwa ndege hutoa nafasi ya kukutana na watu kutoka tamaduni tofauti au nchi tofauti, na kujifunza mambo mapya kuhusu dunia na maisha ya kisasa. Ingawa mara nyingine safari za ndege zinaweza kuleta changamoto kama usumbufu wa muda au msongomano wa watu Kwa ujumla ni njia nzuri ya haraka kusafiri inayoongeza uzoefu na maarifa binafsi ila bado ina changamoto zake na athari zake pia.

Napenda kula chakula chenye mchanganyiko wa ladha na virutubishi vinavyoongesa afya na nguvu za mwili. Chakula changu kinapaswa kuwa na usawa mzuri wa proteini, wanga na mboga, ili kuhakikisha lishe bora na kusaidia kufanya kazi kwa ufanisi. Napendelea pia vyakula vya asili vinavyotengenezwa kwa njia safi na bila vyambato vya kemikali vinavyowesa kuadhiri afya yangu au kuadhiri mwili wangu vile vile napenda chakula chenye ladha za kipekezi na zochanganya viungo mbalimbali kwa ustadi kikileta furaha na kuridi au kuridhisha wakati wa kula Kwa ujumula chakula ninachopenda ni kile kinachonipa afya njema furaha ya kula na kuwa na ladha mzuri. Chakula hicho huwa kitamu zaidi na kuwa kinapendeza na wakati mwingi unaezataka kula chakula cha aina hiyo.

Ningependa kufikia kiwango cha juu cha ufanisi na mchango mkubwa katika kazi yangu ambapo naweza kuleta mabadiliko chanya kwa shirika au jamii ni nayohudumia Lengolangu ni kuwa mtaalamu mwenye maarifa na ustadi wa hali ya juu ili nieze kusaidia jamii ama watu nambao wanahitaji msaada niwe mtu na ambaye anaweza kushirikiana kwa ufanisi na wengine kutoa suluhisho bunifu na kuendesha miradi yenye hadha hadhiri kubwa Zaidi ya hayo natamani kukuza uongozi wangu kwanjia inayoniwezesha kuwa mfano kwa kuigwa na kuhamasisha wengine kufikia malengo yao binafsi na yapamoja pia Mimi ningetaka kazi yangu ieze kupanda juu zaidi na iwe kazi inayofurahisha na kupendesa Iwe kazi na ambayo inama matokeo mazuri na nieze kusaidia watu kupitia kazi ile yangu.

Kwangu mimi najitahidi kuishi katika mazingira yanayonipa fursa za maendeleo na utulivu zaidi kuliko mahali nilipozaliwa Hali ya mahali pa kuishi ni muhimu sana kwa ustawi na maisha yako Hivyo ninazingatia maeneo yanayotoa usalama huduma bora na mazingira yenye afya nzuri Kwa baadhi ya watu, kuishi mahali walipozaliwa kunakua na umuhimu wa kipekee kutokana na uhusiano wa kijamii familia na utamaduni wao Lakini mimi ninaelewa umuhimu wa kuhamia au kubadilisha makazi ili kufikia malengo bora ya maisha yangu Kwa hivyo si lazima kuishi mahali ulipozaliwa iwe kigezo kikuu mbali kuzingatia mazingira bora zaidi kwa maendeleo binafsi na familia yako kuishi mahali ulipozaliwa si vibaya ila mtu anapaswa kueza kutoka nje na kutafuta mahali pengine anapoeza kuishi apate kazi na kueza kusoma mazingira na ambayo ni mazingira mapya.

Napendelea hali ya baridi yenye unyevunyevu mdogo zaidi kuliko joto kali Hali ya baridi hutoa hisia za utulivu na kuweza kupumzisha mtu vizuri Hali ya baridi huwezesha kufanya kazi kwa umakini bila haraka za joto na hutoa nafasi nzuri kuvaa mavazi mbalimbali kwa urahisi na baridi pia hunipa motisha ya kuwa na nishati zaidi kwa sababu mwili hauchoki haraka kama inavyokutokea katika hali ya joto kali hata hivyo hali ya joto haina dosari zake pia vile vile inapokuwa yenye mvuto wa asili kama upepo upepo mwanana au sehemu za pwani kwa ujumla napendelea baridi kwa sababu hutoa mazingira tulivu yanayosaidia ustawi wa mwili na akili ufanisi zaidi baridi ndio nzuri kuliko joto kwa sababu baridi huleta hewa safi, hewa tulivu na kuweza kupa mwili, kuweza kutulia vizuri bila jasho jingi kutokwa na jasho jingi au kupata uchovu mwingi.

Wakati ninapohitaji msaada kazini hatua yangu ya kwanza ni kutambua kwa usahihi changamoto au tatizo linalozunguka Hii hunisaidia kuelewa mahitaji yangu kwa uwazi na kwa undani zaidi Wakati mi ninaomba msaada ili kuhakikisha kwamba msaada natoa au inayopokea unalenga kutatua tatizo husika kwa ufanisi na kueza kulimaliza kabisa Baada ya hapo, ninatafta mtu au rasilimali zinazoweza kutoa msaada au kama vile wenzangu, wasimamizi au nyenzo za kitaaluma kama mafunzo, sanaa za kazi au taarifa malum. Napenda kuwa wazi na waelewe au nieze kuwaelewesha katika mawasiliano yangu ili kuhakikisha kwamba kila mtu anayehusika anaelewa changamoto na jukumu lake katika kutatua tatizo hilo. Pia napendelea kujifunza kutoka kwa msaada ninayopewa ili kuongeza ujuzi wangu na kuepuka changamoto za hali iyo ili kuweza kujiimarisha hata zaidi.

Naam ningependa kuona maendeleo katika jamii yanayolenga kuboresha maisha ya watu kwa njia endelefu na yenye usawa na haki Hii inajumuisha kupatikana au ubora wa elimu, huduma za afya na fursa za ajira ambazo zinawasaidia watu kujikomboa kutokana na umaskini au kutokana kwenye maisha magumu, maisha duni na kufanikisha ndoto zao maendeleo haya yanapaswa pia kuzingatia usawa na kijinsia hakika za haki za binadamu na ushiriki wa jamii katika maamuzi yanayo wahusu vile vile, ningependa kuona maendeleo ya kiteknolojia na miundo mbinu inayowezesha mawasiliano, usafiri na upatikanaji wa taarifa kwa urahisi na kwa gharama nafuu. Hii itasaidia kuongeza tija na kuimarisha ushawishi wa jamii katika uchumi wa dunia. Ni muhimu maendeleo ya kijamii na mazingira ambapo jamii inahimiza matumizi ya rasilimali kwa njia inayohifadhi na kuendeleza mazingira kwa vizazi vijavyo au vizazi vya kesho.

Na'am nawasiliana na wafanya kazi wenzangu kwa njia ya uwazi heshima na ushirikiano mzuri Napenda kuhakikisha kwamba mawasiliano yetu au yanakuwa na uwazi na umakinifu na heshima yenye kueleweka na yanayowezesha kila mtu kutoa maoni yake bila hofu au shaka vile vile husaidia kujenga mazingira ya kazi yenye kuuminiana na kuheshimiana ambayo ni muhimu kwa ufanisi wa timu Pia napendelea kusikiliza kwa makini mawazo na changamoto za wenzangu na kutoa mrejesho wa kujenga unaolenga kuboresha utendaji wa pamoja mawasiliano yangu huwa ninalenga au nina lengo la kufanikisha malengo ya pamoja, malengo ya sawa na malengo nambayo yatasaidia watu kutatua matatizo kwa haraka na kuhamasisha mshikamano kati ya wafanyakazi wenzangu ili tuweze kujiboresha na kuweza kuisaidia jamii na tuweze kuinua uchumi na vile vile tuweze kujishirikisha kwenye mambo nambayo ni mazuri mambo na ambayo yatakayotuletea faida hata pia nasi.

Naam, mimi hulinda faraga yangu mtandaoni, ninachukua hatua mbalimbali muhimu zinaso hakikisha tarifa zangu binafsi na za kazi zinabaki salama na hazifikiwi kwenye mikononi mwawatu wasio idhinishwa. Kwanza mimi hutumia nywala imara, zenye, mchanganyiko wa herufi, kubwa na ndogo, nambari au alama maalum na kuzibadilisha mara kwa mara ili mtu asije akasigundua au watu wasije wakasigundua. Vile vile ninazingatia kutumia udhibitisho wa hatua mbili au kwenye akaunti zangu muhimu ili kuongeza kiwango cha usalama zaidi ninahitaji pia kuwa muangalifu kuhusu taarifa. Ninazo shiriki mtandaoni kuhakikisha sielewi au hasieleweki au kushiriki habari ambazo Ninaweza kunifanyia niwe katika hatari ya uvunjaji wa faraha, Mimi hupenda kulinda faraha zangu vizuri na kueza kuziweka salama.

Naam, mafanikio ninayoyathamini ya binafsi kazini ni yale yanayodhibitisha uwezo wangu wa kufanikisha malengo niliyoyapanga kwa bidii nidhamu au ubunifu. Haya ni mafanikio ambayo si tu yanayoboresha utendaji wangu binafsi mbali pia huleta athari na ambazo ni athari muhimu kwa timu au shirika kwa ujumla. Mafanikio haya huhusisha kukamilisha miradi muhimu kwa wakati unaostahili kuboresha michakato ya kazi au kufanikisha malengo ya ukuaji wa kitaaluma. Vilevile napenda kuthamini mafanikio yanayohusiana na uboreshaji wa uhusiano wa kazi au utenda kazi na ambao ni mzuri kama vile kuleta ushirikiano bora katika wanajamii na watu wa timu au kushirikiana katika maamuzi yenye ushawishi mzuri mafanikio ya aina hii huongeza motisha na kuimarisha mazingira ya kazi yawe safi na kueza kukupa muonekano mzuri na kukutia nguvu ili uweze kueza kufanya kazi kwa bidii, kwa ubunifu, kwa hekima na kwa umakini zaidi.

Namu mchezaji ninaimpenda saidi ni Lionel Messi ni mmoja wa wachezaji bora wa soka duniani na ni miongoni mwa wachezaji maarufu kabisa wa karne hii amekua na ushawishi mkubwa katika mchezo wa soka kwa ujuzi wake wa kipeke kazi na uwezo wa kufanikisha mabao Messi anajulikana kwa uwezo wake wakupiga pasi za ubunifu kuweza kucheza mchezo watikitaka kuweza kuhujumu wachezaji wa timu pinzani, kushawishi mchezaji kwa ustadi mkubwa na uwezo wa kufunga mabao magumu katika hali tofauti za mchezo. Amezaliwa tarehe 24 juni mwaka wa 1987 huko Rosario, Argentina. Messi ni mchezaji na ambaye ni mchezaji alie kamili na alianza taaluma yake ya soka akiwa mdogo sana. Alijiunga na klabu ya Barcelona akiwa na umri mdogo ambapo alikuwa na mafanikio makubwa kwa kusaidia klabu hiyo kushinda mataji mengi ya ligi, michuano ya vilabu barani ulaya, almaarufu UEFA Champions League na mataji mengine ya heshima. Mbali na mafanikio ya klabu, messi pia amewakilisha taifa lake la Argentina katika mashindano makubwa ya kimataifa kama kombe la dunia na kopa Amerika. Mbali na soka, messi anajulikana pia kwa tabia yake ya unyenyekevu. Messi ndiye mchesaji alie kamili na mchezaji mzuri ninae mpenda zaidi duniani.

Naam kitu kinachonipa motisha kazini ni mchanganyiko wa mambo yanayongeza dhamani ya kazi yangu na kunifanya nijisikie kuwa sehemu muhimu ya timu au shirika Kwanza kupata malengo yaliyo wazi na yenye changamoto za maana kunanipa sababu ya kufanya kazi kwa bidii na kuweza kuongesa ubunifu wangu kwa kufanya kazi kwa makini Kwa najua mchango wangu unachangia mafanikio makubwa zaidi kwenye timu au kwenye kampuni Pia kupata ushawishi mzuri kutoka kwa viongozi na wenzangu hutoa hisia ya kudhaminiwa na kuungwa mkono Kwa jambo linaloongeza ari na motisha ya kufanikisha zaidi Mimi hufanya kazi zangu vizuri kwa mazingira ya kazi yenye ushirikiano na heshima pia hunipa hamasa ya kuendelea kujitahidi na kushirikiana kwa ufanisi kwa hekima na heshima zaidi. Zaidi ya hayo, mimi kujifunza mambo mapya hupenda zaidi kupata fursa za maendeleo binafsi na kuona matokeo nambayo ni mazuri. Kazi yangu kunatoa nguvu ya kuendelea mbele hata wakati changamoto zinapo jitokeza mimi hukabiliana nazo vilivyo na kuweza kuzitatua na kuendeleza kazi vizuri.

Naam, kazi ninayoidhamini zaidi ni ile inayochangia maendeleo ya binafsi na ya jamii kwa njia endelevu na yenye tija ya kuweza kusaidia kila mtu Hii ni kazi inayohitaji kujituma kwa bidii ubunifu na mshikamano wa kikazi ambapo matokeo yake yanaonekana wazi na yana adhiri maisha ya watu kwa njia ya inayostahili kazi kama hiyo huleta hisia za kuridhisha au kuridhika na kujivunia kwa sababu si tu kwamba inatekeleza majukumu ya kila siku bali pia inajenga msingi wa mafanikio makubwa zaidi vile vile ninadhamini kazi zinazohusisha mawasiliano mazuri na ushirikiano wa karibu kati ya watu kuwa hii huongeza ufanizi na kurahisisha kufanikisha malengo kwa pamoja. Kazi hizi husaidia zaidi na ndizo kazi na ambazo mimi ninasozidhamini zaidi kwa kuweza kusaidia jamii.

Mziki ninaoupenda zaidi au ninausikiliza zaidi mara nyingi ni ule wenye mchanganyiko wa midundo na ya kawaida na maneno yenye maana ya nayogusa hisia za ndani. Napenda mziki unaoleta hisia za utulivu, furaha na msisimuko. Yani huu unawezesha kuondoa mawazo ya kazi na kupata motisha mpya. Mziki ile uleta mambo mazuri na kuweza kufanya mtu atulie. Mimi hupenda nyimbo za jadi zinazo changanya mbegu za tamaduni mbali mbali hua sehemu ya orodha yangu ya mara kwa mara. Nyimbo zile kama vile za Samido, Salim Young, Tony Young, waithaka wajane na vile vile watu wengi na waimbaji wengine wanaimbukia wazuri kama vile John mbugua. Napenda kusikiliza nyimbo zenye ujumbe mzito wa maisha upendo au matumaini. Kwani hizi huongeza mtazamo mzuri na kusaidia kuendeleza hisia za kushukuru na matumaini kwa ujumla Mimi hupenda nyimbo na ambazo ni za mafunzo na nyimbo na ambazo zinaleta amani na utulivu.

Naam, ninapenda kupiga chombo cha muziki kwa sababu kinanisaidia kueleza hisia na kufurahia sanaa kwa njia ya kipekee. Kupiga chombo kunatoa nafasi ya kujieleza binafsi, kuongeza ubunifu na kuleta utulivu wa akili. Kupitia chombo cha muziki ninaweza kuungana na muziki mbalimbali na kuunda maandhari kipekee ya sauti inayowezesha kujisikiza furaha na amani. Haidha, kupiga chombo kuchochea mazoezi ya mwili na akili kwa pamoja.

Kitu na ambacho napenda kuhusu mtaa wangu kuna mambo kadhaa yanayonifanya nijisikie nyumbani na kuwa sehemu nzuri ya kuishi kuendeleza maisha kwanza napenda ushirikiano na mishikamano kati ya wakazi wa mtaa hisia ya kuwa karibu na watu wanaojali hisia za binadamu na kusaidiana inafanya mazingira kuwa salama na yenye furaha Hii hutoa hisia ya kuungana mkono na kuleta amani ya ndani Pia napenda utulivu na usafi wa mtaa wangu ambapo barabara na maeneo ya uma yanatunzwa vizuri na kuhifadhiwa kwa heshima Hali hii husaidia kuhakikisha afya na usalama wa kila mtu na kuifanya nyumba kuwa mahali pazuri pa kurudi baada ya shughuli za kazi au shule. Baada ya kazi ndefu au siku ndefu ya kazi, mtu anaporudi pale nyumbani huwa na amani na kufika vizuri bila changamoto zozote.

Naam, ninaandaa ripoti za kazini kwa njia ya mpangilio mzuri usahihi wa taarifa na kuzingatia malengo ya ripoti husika Kwanza mimi hukusanya data zote muhimu zinazohitajika na kuweza kuzituma kwa wakati unaofaa Kisha nafanya uchambuzi wa kina ili kuelewa muktadha na taarifa zinazohusiana na mada ya ripoti Baada ya hapo, ninaandaa mukhtasari wa mambo muhimu yatakayofanyika au yatakayoelezwa katika ripoti, vile vile kuandika kwa lugha wazi fupi na yenye mwelekezo wa kufanikisha maamuzi au kutoa taarifa kwa wasomaji. Ninahakikisha kila sehemu ya ripoti inaeleweka vizuri na inazingatia maelezo ya kiufundi au ya kisi siasa kama inavyotakiwa Mimi hupendelea zaidi kuweza kuweka ripoti zile vizuri au kuweza kuzituma na kuzirekebisha kwa wakati unaostahili ili watu waweze kuzisoma na kuzielewa kwa haraka.

Naamu, chakula ambacho nachokipenda zaidi ni kile chenye latha tamu, muundo mzuri na virutubishi muhimu kwa afya yangu Chakula ambacho kitanisaidia kwenye afya na kutengeneza mwili wangu napendelea viakula vina viotengenezo kwa viungo asilia visivyo na viambato vya kemikali au viwandani Kwani hivyo husaidia kudumisha afya na nguvu za mwili kwa muda mrefu Chakulahiki kinapaswa kuwa na mchanganyiko wa proteini, wanga na mboga za kienyeji ili kiweze kuwa kitamu zaidi Kwa sababu unapotumia mboga za kienyeji kuwa ni nzuri, haswa, mchicha, huweza kusafisha damu na kuweza kukupa Afianzuri, huweza sikusaidia hata huweza kuweka nyuele zako zikiwa zenye afia nzuri Chakula hicho huwa ni chakula kizuri na ambacho ni nakipenda zaidi.

Naam napendelea kuandika kwa kutumia kompyuta zaidi kwa sababu inanisaidia kuharakisha mchakato wa kuandika, kurekebisha makosa kuwa urahisi na kuhifadhi kazi yangu kwa usalama kuandika kwa kompyuta, kunanipea fursa ya kutumia zana mbalimbali za kusaidia uandishi kama vile sarufi, msamiati na muundo wa maandishi ambazo huchangia kuboresha ubora wa kile ni nachoandika Hata hivyo pia kuandika kwa dhamani ya kuandika kwa mikono katika hali fulani hasa Wakati wa kuanzisha mawazo au kufanya michoro midogo Kwani hutoa uhuru wa kipekee na wa kujieleza na kuonyesha ubunifu wako vile vile kuandika kwa mikono si vibaya ila huwa mtu huchukua muda mwingi kuweza kuandika na kupitia kuweza kusoma na kurekibisha maandishi Ila kutumia kompyuta ndio njia rahisi na ambayo ni nzuri ya kuweza kuandika kwa haraka.

Naam, ninapenda kupiga picha na ni shughuli ninayoiona muhimu zaidi, ninayoiona kuwa ya maana sana katika maisha ya kila siku. Kupiga picha kunanipa fursa ya kunasa, muda maalum ambao, usingerudi tena kwenye maisha yangu. Kila picha huwa na hadithi yake iwe ina tabasamu la mtu, mandhari ya asili, pahali patulivu na pahali penye bustani nzuri. Tukio la familia au hata jambo ndogo linaloonekana la kawaida lakini lina maana kubwa moyoni vile vile napenda kupiga picha kwa sababu unisaidia kuona dunia kwa macho tofauti najifunza kuzingatia maelezo madogo kama mwanga, rangi, hisia za watu na mpangilio Mimi hupenda kupiga picha wakati wangu mwingi ilikuweza kueka kumbu kumbu za mahali na ambapo nimeweza kupatembelea Mandhari na ambayo ni nzuri na kueza kueka picha zangu kwa kuziposti kwenye mitandao yangu ya kijami ilikuweza kusihifadhi pale iwapo tu nitaeza kusifuta kwenye simu yangu pale kwenye mitandao ya kijamii picha zile sitabakia pale na nitaweza kuzichugua pale na kusirudisha kwenye simu yangu.

Naam mara nyingi mimi hutumia mda huo kufanya mambo ya nayonipa utulivu na kunifanya nijisikie huru kabisa kwanza napenda kupumzika kidogo baada ya shughuli za siku hua nakaa mahali penye utulivu penye amani nikizikiliza mziki ninaopenda au nikitazama kipindi au filamu fupi ili kuachilia mawazo Pia napenda kupanga mambo yangu ya nyumbani taratibu wakati muingine usafisha chumba kupanga vitabu au vitu vyangu ili vikae vikiwa sawa. Vile vile, mimi uweza kuangalia masingira safi ili yaeze kukaya kiwa masafi kwa sababu masingira safi unifanya nijisikie vizuri zaidi na kuongeza furaha ya kuwa nyumbani. Nikifika hivyo au nikifanya hivyo nikiwa na mziki laini uongesa hali ya raha na kuweza kutulia vizuri au wakati mwingine mimi hutumia muda kuwasalimia na familia au marafiki zangu ama kwa mazungumzo ya ana kwa ana au kwa simu.

Naam wakati wangu mwingi ninapenda kununuwa vitu kutumia simu na imekua njia rahisi na ya haraka sana kwa wangu kutumia simu kuna niwezesha kununuwa bidhaa mbali mbali bila kulazmika kutoka nyumbani Jambo linalo linaloko wa muda na garama za usafiri Mara nyingi mimi hutumia programu za manunuzi mtandaoni au mitandao ya kijamii kutafuta bidhaa ninazohitaji kulinganisha bei na kusoma maoni ya wateja wengine kabla ya kufanya uwamuzi wa kununua. Faida kubwa ya kununua kwa simu ni urahisi wa malipo inaweza kutumia huduma za malipo ya simu kama vile pesa za kielektroniki Jambo na ambalo ni ninalofanya zaidi au mchakato uwe salama na waharaka pia unisaidia kufuatilia manunuzi yangu na kueka kumbukumbu bila matatizo yoyote kununuwa bidhaa kupitia simu ninjia raisi na njia ya haraka na njia inayostahili ambayo haitumi muda mwingi.

Naam, napenda sanaa ya aina mbalimbali lakini sanaa ya uchoraji na sanaa ya picha ndio hunivutia zaidi Napendezwa na uchoraji kwa sababu unauwezo wakuonyesha hisia mawazo na hadithi kwa kutumia rangi na maumbo tu uchoraji wa mandhari ya asili hunifanya nijisikie mtu mtulivu Huku uchoraji wa watu hunivutia kwa sababu unaonyesha hisia na tabia za binadamu kwa undani na urefu mkubwa Pia napenda sanaa ya kisasa kwa sababu huwahusisha watu kwa kufikiria kwa njia tofauti ingawa wakati mwingine si rahisi kuelewa mara moja sanaa ya kisasa hunifundisha kuwa ubunifu hauna mipaka na kila mtu anaweza kuitafsiri kwa namna yake. Zaidi ya hayo napenda sanaa ya mikono kwa sababu ninaweza kujifunza na kuweza kujua mambo mengi kwa kuweza kutumia mikono yangu bila kutumia mashini au kompyuta. Mimi hupendelea zaidi kuweza kujifunza mambo ambayo ni mambo muhimu na yatakayo nisaidia kwenye maisha yangu.

Naam, katika kazi yangu nina malengo kadhaa na muhimu ambayo huniongoza kila siku na kunipa muelekeo wa kufanya kazi kwa bidii na nidhamu Lengo la kwanza ni kufanya kazi kwa ubora na uadilifu kuhakikisha majukumu ninayopewa nayatekeleza kwa wakati unaostahili kwa wakati ambao ni muhimu na kwa viwango vya kukubalika, ninaamini kazi nzuri hujenga heshima na kuaminika kazini Vilevile lengo ambalo ningeeza kuongeza ujuzi na maarifa yangu mara kwa mara, dunia ya kazi hubadilika kwa kasi Hivyo ninaweka mkazo katika kujifunza mambo mapya kuhudhuria mafunzo, kusoma na kujifunza kutoka kwa wenzangu au kwa watu waliobobea kwenye kazi ili niendeleze kuwa bora zaidi na mwenye mchango mkubwa katika taasisi au shirika ninapofanya kazi Vilevile kushiriki au kushirikiana vizuri na wengine, ninaamini mafanikio ya kweli kazini hutokana na kazi ya pamoja, mawasiliano mazuri na kuheshimiana, kwa hivyo ninajitahidi kuwa mshiriki mzuri, kusaidiana na wenzangu inapohitajika au na kuchangia mazingira chanya ya kazi. Mimi hupenda kuwa mtu mbunifu na mtu mwenye heshima na kuweza kusaidiana na wenzangu ili tuweze kukuzana na kusaidiana na kuelimishana.

Naam, mimi siendi hospitalini mara nyingi sana kwa mwaka Isipokuwa kunapokuwa na sababu maalum, mara nyingi huenda hospitalini mara moja au mbili kwa mwaka kwa ajili ya uchunguzi wa kawaida wa afya nafanya hivyo ili kuhakikisha mwili wangu uko salama na uko kwenye viwangu vizuri au afya yangu iko salama kugundua mapema kama kuna tatizo lolote kwenye mwili wangu na kupata ushauri wa kitabibu kuhusu afya kwa ujumla Pia, ikiwa niko katika hali nzuri ya afia, hua sihitaji kuenda hospitalini mara kwa mara Huwa na jitahidi kujilinda kwa kuzingatia lishe bora, kufanya mazoezi ya mwili, kupumsisha au kupumzika vya kutosha na kueza kutuliza fikra na mwili na kuepuka tabia hatarishi haya hunizaidia kupungusa madhara na uhitaji la kuenda hospitalini mara kwa mara Hata hivyo kuna nyakati ambazo naweza kuenda hospitalini zaidi ya kawaida kwa mfano ni kiugua gafla au kupata maumivu yazioeleweka kama vile homa na maumivu ya kichwa au kuhitaji ushauri wa daktari kunahusu jambo fulani pia chanjo au vipimo maalumu vinaweza kunifanya nitembele hospitali hata kama sijaumwa Mimi huwa napenda kwenda hospitalini wakati kuna jambo bali sipendelei kwenda wakati nipo sawa na afya yangu iko imara.

Naam nimewahi kufanya yoga na imekua uzoevu mzuri sana yoga hunisaidia kutuliza akili kupunguza msongo wa mawazo na kufanya mwili uwe mwepesi na mwenye nguvu Wakati wa kufanya yoga mimi hujifunza kuthibiti pumzi kuzingatia mwili wangu na kuwa makini na wakati uliopo Jambo linalosaidia sana katika afya ya akili Vilevile kupitia mazoezi ya yoga nimeona faida kama kuongeza kwa unyumbufu wa mwili, kupunguza kwa maumivu ya misuli na usingizi bora, pia hunisaidia kuimarisha nidhamu na utulivu wa ndani. Hasa baada ya siku yenye shughuli nyingi na au changamoto kazini Hata mazoezi mafupi ya yoga yanaweza kubadilisha hali ya siku nzima na kunipa nguvu mpya mazoezi ya yoga ni mazuri haswa pale unapokuwa umechoka ama baada ya siku ndefu kazini Unapofanya mazoezi yale unayafanya ili uweze kwenda kulala ukiwa mtu na ambaye mtu ana utulivu mzuri na mtu nambaye ako freshi na utaeza ukapata usingizi mzuri na usingizi mwanana Kwa ujumla yoga si tu mazoezi ya mwili kwangu bali pia ni njia ya kujitunza kimwili na kiakili.

Naam, napenda kuandika zaidi kuliko kuongea, ingawa vyote vina umuhimu wake. Kuandika hunipa nafasi ya kupanga mawazo yangu kwa utulivu, kuyachambua kwa kina na kuyawasilisha kwa uwazi bila kukimbizana na muda. Ninapokuwa naandika mimi huweza kujiweka sawa na kuweza kujipanga vizuri kujitayarisha kimawazo na kile kitu na ambacho nitakuwa naandika Naweza kufikiria kwa makini maneno ninayotumia kurekebisha mawazo yangu kabla ya kuandika na kuhakikisha ujumbe ninaotoa kufikisha unaeleweka vizuri na vile vile ni ujumbe na ambao unaosomeka vizuri Kwa kuandika pia huniruhusu kujieleza kwa uzuri zaidi hasa kwenye mada nzito au zinazohitaji tafakari kupitia maandishi. Naweza kushiriki hisia mawazo au maarifa yangu kwa kina na kwa mtiririko mzuri. Zaidi ya hapo maandishi hubaki kama kumbukumbu ambayo mtu anaweza kurejea tena baadaye kweza kuisoma kwa kina na kwa undani na kuweza kuielewa vizuri Hata hivyo kuongea nako ni ninau dhamini bali si vile kuongea hua hurahisisha mawasiliano ya haraka ujenga ukaribu kati ya watu na huruhusu maoni kubadilisha hapo kwa papo mbali kuongea sipendelei saidi kama vile ninavyo pendelea kuandika.

Naam navaa miwani hasa wakati wa kutumia kompyuta au kusoma Kwa muda mrefu, miwani husaidia kupunguza uchovu wa macho na kunifanya niweze kuona kwa uwazi zaidi Hasa kama macho yanapokuwa na shida kidogo za kuona mbali au karibu kwa kutumia miwani napata raha zaidi na kuweza kufanya kazi au kusoma kwa ufanisi bila kupata maumivu ya kichwa au macho Pia wakati mwingine hua navaa miwani ya jua wakati wa kwenda nje ili kulinda macho yangu kutokana na mionzi hatari ya jua Miwani ya jua pia hutoa hisia nzuri na ni sehemu ya mitindo yangu ya kila siku Kwa ujumla, ninapenda kutumia miwani ni kifaa muhimu sana kwangu na hunisaidia zaidi kwa kuweza kuyalinda macho yangu Si tu kwa afya ya macho bali pia kwa utendaji bora na mtindo wangu binafsi Mimi hupendelea miwani mda wangu mwingi kwa kuwa inanilindia na kuweza kunichunga kwa kutokana na mionzi mikali ya jua.

Naam filamu ninayo ipenda zaidi kuna filamu kama the pursuit of happiness ambayo inanikumbusha umuhimu wa bidii uvumilivu na matumaini hata katika nyakati ngumu za maisha. Hadithi ya mtu ambae anapambana kuleta maisha bora kwa familia yake na kufanikisha ndoto zake. Kutoa msukumo mkubwa kwangu na kuweza kutafakari zaidi na kwa kina Filamu kama hizi unifanya nifikirie zaidi kuhusu malengo yangu binafsi na jinsi ya kuyafanya kwa juhudi na moyo dhabiti na kuweza kuzifanya kwa bidii zaidi Pia napenda filamu za science fiction ambazo zinachunguza mawazo ya ubunifu, sayansi na hatari za kijamii njia ya kipekee Filamu hizi hunipa fursa ya kuona dunia tofauti, kuanzisha mazungumzo ya kina na kufurahia ubunifu mkubwa wa wasanii wa filamu. Kwa ujumla filamu ninazopenda ni zile zinazo changanya burudani na ujumbe wa maana na ninapenda filamu zinazo niweka katika hali ya kufikiria hata baada ya kuangalia. Filamu hizo hua ni nzuri na zinafunza mtu mafunzo ambayo ni muhimu kwenye maisha.

Naam ninapenda kuvaa nguo za kitamaduni mara kwa mara hasa wakati wa sherehe au matukio maalum kwa sababu zinanionyesha mimi ni mtu wa tamaduni yangu na hudhamini urithi wa jamii yangu Kwa kila siku napenda nguo ambazo ni za kipekee na rasmi kama vile fulana shati za mikono mirefu au mifupi na suruali za kawaida nguo hizo hunipa uhuru wa kutembea na kufanya shuguli mbalimbali bila usumbufu vifaa vya nguo kama kitambaa la laini kinachopanua au kinachopumua kama cotton Huwa napendelea zaidi kwa sababu vinanifanya nijisikie baridi na starehe hasa katika hali ya hewa ya joto kali Pia napenda nguo ambazo zina rangi za asili au za laini Si za rangi kali sana Kwa sababu huzuia kunifanya nihisi mzigo wa joto na pia zinaonekana za heshima na za kuvutia kwa mtazamo wa kawaida.

Naam mimi huwa na jitahidi kufanya mambo kadhaa ili kuimarisha na kuhamasisha ushirikiano mzuri katika ya wanatimu kuwa jali na kuwa heshimu wenzangu Napenda konyeshau heshima na kutambua uwezo wa kila mtu au kila mshiriki wa timu Kila mtu ana kipaji na mchango wake hivyo kuwaheshimu na kuwasikiliza hutoa mazingira ya kuaminiana na kuheshimiana kwenye kazi kuhamasisha kushirikiana kwa wazi na toa nafasi kwa kila mtu kutoa maoni yake bila hofu na kushirikiana wazi kuhusu changamoto na mafanikio mazungumzo huru husaidia kutatua migogoro na kuleta mawazo mapya vile vile kuweka malengo ya pamoja, tunapoweka malengo ya wazi na yanayoweza kufanikiwa kwa pamoja Kila mshiriki anaelewa jukumu lake na jinsi, anavyo saidia timu kufikia malengo hayo Hii huleta mshikamano na kujitolea kwa kila mtu mahusiano mema kwenye kazi hua ni kitu ambacho ni muhimu zaidi Kwa sababu huleta heshima mnaheshimiana na kuweza kukuthaminiana.

Wakati wa wasiwasi mimi huwa na jaribu kupumua kwa kina na kutulia akili kwanza kama kupumua kwa taratibu na kuzingatia sasa hivi Pia napendekeza watu wafanye mambo yanayo wafanya wajisikie vizuri kama kutembea, kusikiliza mziki, mziki mzuri au kuzungumza na mtu wa karibu vile vile unapo kuwa na wasiwasi unapaswa uweze kutulia, kuweza kuondoa mawazo hayo mengi na uweze kupumua vizuri, kujituliza au uweze kupata funda la maji ili kuweza kupungusa wasiwasi. Wakati wa wasiwasi mtu anaweza kuwa moyo unadunda kwa haraka, unafaa utafute mahali ambapo ni patulivu uweze kujituliza, uweze kupata mapumziko ya muda ili uweze kumaliza wasiwasi ule.

Naam wakati wa msongo wakazi ni vyema kugawa kazi kubwa kwa vipande vidogo na kueka kipaombele kwa yale ambayo ni ya muhimu zaidi na yenye mda mdogo wakutimia Hii husaidia kupunguza hisia za kuchanganyikiwa na kueka mkazo kwenye hatua moja kwa wakati Pia kupumzika kwa vipindi ni muhimu sana, hata ikiwa unakazi nyingi, kuchukua mapumziko mafupi ya dakika chache kila baada ya kazi, flani kunaweza kusaidia akili kupumzika na kurudisha nguvu. Katika mapumziko haya, unaweza kufanya mazoezi ya kupumua kwa kina, kutembea kidogo au hata kuzungumza na mtu wa kuwamini ili kupungusa mzigo wa mawazo kwa kina. Siku zote kumbuka kulala vizuri na kula chakula bora kama sehemu ya kuimarisha afya ya akili na mwili. Kwani msongo mwingi unaweza kuadhiri vibaya usingizi na lishe mazoezi ya mwili pia ni tiba nzuri ya msongo wa mawazo. Hata mazoezi madogo kama kutembea au kutekeleza mfululizo wa mazoezi ya nyumbani ya naweza kusaidia kuondoa stress na kuweza kukutuliza na kueka afya yako ikiwa imara.

Naam kwenye maisha yangu nimewahi kujaribu chakula cha kigeni kama sushi kutoka japan ambacho ni mchanganyiko wa mchele maalumu na samaki waliokatwa vipande vidogo vidogo Pia nimeonja chakula cha meksiko ambazo ni mikate midogo ya mahindi yenye nyama mboga na viungo mbalimbali chakula hiki kina ladha tofauti na ladha ya kipekee Mara nyingi huleta mchanganyiko wa harufu na ladha zisizo za kawaida kwa mtu ambaye si wa asili ya eneo hilo au mtu ambaye si wa nchi hio. Vyakula hivyo huwa na muonekano mbaya huwa vina ladha isiyo ya kuridisha, ladha mbovu, ladha na ambayo haifurahishi hata kidogo. Mimi sikupendelea vyakula hivyo kwa sababu ya ladha na muonekano wa vyakula vile.

Naam, wakati wa jua kali mimi huweza kujikinga kwa kuweza kukaa ndani ya nyumba Huwa sitokitoki nje kwa sababu ya miyala au mionzi ya jua na ambayo ni mionzi mikali inaeza ikakuharibu macho au hata kuweza kukunyaua ngozi mionzi ile ya jua huwa ni mikali zaidi na inaeza ikakuletea shida za ngozi Pia wakati wa jua mimi huweza kutafuta mahali na ambapo ni patulifu ni naeza kujilaza pale Iwapo ni chini ya mti au kueza kutumia vinywaji baridi baridi kueza kujituliza na kueza kumaliza joto jingi mwilini Wakati wajua mimi huweza kujilinda zaidi kwa kuvaa nguo na ambazo ni nyepesi nguo na ambazo hazina joto jingi ili kueza kujiepusha na joto jingi na kueza kutokua kutokwa na jasho Wakati wa jua ni wakati na ambao mimi huweza kujikinga vizuri ili nieze kuieka afya yangu ikiwa imara nisieze kuharibika au jua lisieze kuniharibu ngosi au kueza kuninyaua ngosi yangu.

Naam kushugulikia kazi za dharura kunahitaji mchanganyiko wa utulivu wa akili mipango madhubuti na mawasiliano mazuri ili uhakikisha hali inasimamiwa kwa ufanisi na usalama Unaodumishwa kwanza kabisa Wakati wa kazi ya dharura inapotokea ni muhimu kutambua haraka asili ya uzito wa dharura hiyo kama ni hatari inayohitaji hatua ya hapo kwa hapo au inahitaji mipango ya muda mfupi kujua hilo husaidia zaidi kuweka kipaombele cha haraka kwa hatua zinazofuata vile vile, baada ya kutambua uzito wa dharura, hatua ya inayofuata ili kuwezesha dharura hiyo kukamilika kwa wakati ni maamuzi ya haraka au yenye makosa kutokana na hisia za hofu au mshtuko. Hii ni muhimu kwa dharura nyingi zinahitaji maamuzi ya busara na madhubuti haraka Wakati wa kazi za dharura mnapaswa kuweza kujipanga vizuri na kuweza kukabiliana nazo kwa uzuri na kwa haraka.

Naamu, ninapenda sana kujua kuhusu majirani zangu na kujenga mahusiano mazuri na mahusiano thabiti nao Kuwafahamu majirani kuna saidia kuunda mazingira ya usalama, msaada na mshikamano katika jamii Kwa mfano, kujua majirani zako kuna saidia kusaidia wakati wa dharura kama ugonjwa au tukiu la ajabu Pia kuna nafazi ya kushirikiana katika shuguli za kijamii kama usafi wa mta au wakati wa kulima shamba Munaeza kusaidia na ajirani mlime shamba lako mtakapomalize lako muende mlime lake Pia maunyesho ya kitamaduni au hata mikutano ya pamoja Kua na uhusiano mzuri na majirani huleta amani ya akili na furaha zaidi Wakati uko nyumbani, kunaweza kuwa na mazungumzo ya kawaida kusaidia katika mambo madogo kama kukagua nyumba wakati haupo au hata kushiriki au kushirikiana katika kupunguza matatizo kama usumbufu wa kelele au usafi Jirani ni watu unaustaili kukaa nao vizuri na kuweza kuwafahamu kwa undani kwa sababu ni watu nambao wataeza waka kusaidia wakati unashida.

Naam ningependa kuwa na uwezo wa kuelewa hisia na hali za watu kwa kina zaidi ilikuweza kutatua mashida yao Hili niweze kusaidia kwa ushauri na msaada unaolingana kabisa na hali yao ya kipekee Hii itanifanya au itafanya mawasiliano yangu na watu kuwa ya karibu zaidi na yenye tija kubwa Hasa wakati wanapitia changamoto za maisha kama msongo wa mawazo huzuni au wasiwasi Pia ningependa kuwa na uwezo wa kujifunza kwa haraka zaidi kutoka kwa uzoefu wa kila mtu ili kutoa ushauri wenye msingi mzuri zaidi na wenye maana zaidi kila wakati Hii itasaidia kuwasaidia watu wengi kwanjia bora zaidi na kuweza kusaidia kila mtu aweze kukaa vizuri Ikiwemo kuwasaidia kufikia malengo yao binafsi na ya kazi vile vile Zaidi ya hayo ningependa kuwa na uwezo wakusaidia watu kuunda mipango madhubuti ya maisha yao Ikijumuisha kupanga malengo usimamizi au muda na mbinu za kuhimili changamoto kwa ustadi na uvumilivu ili sote tuweze kuwa sawa au tuweze kuwa kwa viwango sawa na tuweze kuwa na maisha ambayo ni maisha mazuri tuweze kumaliza changamoto za kila aina.

Naamu kazi ni msingi wa mafanikio katika maisha ya kila siku na kazini hatua ya konza ni kuandaa orotha kamili ya kazi zinazo paswa kufanya Ikijumuisha majukumu madogo na makubwa ili kupata picha halisi ya mzigo wa kazi unawo kukabili au unawakabiliana nao Kisha ni muhimu kutoa kipaumbele kwa kazi hizo Ukizingatia nizipi zinazo hitaji kutimizwa haraka zaidi au zinazo Adhiri au zinazo adhari kubwa zaidi kwa mafanikio yako vile vile kwa kazi kubwa au changamoto Hukugawanya kazi hizo kwa sehemu ndogo Sina zoeza kutekelezo kwa urahisi kunasaidia kupungusa hisia za kuchanganyikiwa na kufanya kazi kwa urahisi Zaidi kufikiwa hatua kwa hatua Pia kuweeka muda malumu kufanya kila kazi ni muhimu sana kwa kusaidia kuzingatia kila jukumu bila kuchanganyikiwa Pia unapaswa uweze kuwa na mda wako malumu wakueze kupata mapumziko ya mda ili usieze kujipa kazi nambazo ni nyingi saidi uweze kujiletea msongo wa mawazo mwili uhitaji mapumsiko ili kueza kutowa stress nambazo au kueza kutowa migogoro nambayo umeza kujiekea kwenye akili kutowa msongo wa mawazo ili kueza kutuliza mwili wako ili uweza kuzingatia afya yako ya akili vizuri.

Inapenda chakula chajadi kinachowakilisha utamaduni na historia ya eneo fulani kwa sababu kinabeba ladha za kipeke na kumbukumbu za familia na jamii vile vile chakula chajadi kama ugali unaotengenezwa kwa unga wa mahindi au mtama na ladha ya kipeke unapo kumbatiwa na mboga za kienyeji kama sukuma wiki kunde au mchicha vile vile managu huwa ni mboga za kienyeji na mbazo ni mboga mzuri zaidi kwa kuosha damu au kwa kuweza kuongeza damu na mara nyingine kuliwa pamoja na samaki au nyama ya kuchoma vile vile nyama ya kukaanga Hii ni chakula kinacho patikana katika sehemu nyingi za Afrika mashariki na kinapendwa kwa sababu ni rahisi chenye ngufu na kinakufanya ujisikie umeja au umeshiba vizuri Pia ninapenda vyakula kama nyama choma ambayo nisehemu ya tamaduni nyingi za kiafrika hasaa mashabiki wa chakula chenye ladha ya makaa au viungo vili vyopikwa kwa ustadi nyama choma hutolewa na marafiki na familia na huwa nisehemu ya sherehe na kusanyiko ya kijami.

Naam, mara nyingi mimi hupenda kucheza na watoto kwa sababu watoto ni watu na ambao ni watu wabunifu, watu na ambao naeza kuondolea msongo wa mawazo, haswa wakati umeweza kukumbwa na msongo wa mawazo iwapo ni msongo wa kazi au kifamilia Unapojumuika na watoto kueza kucheza ni watu na ambao watakupa furaha na ambao unahitaji waweze kukutuliza Unacheza kwa kujifurahisha na vile vile utaweza uka jituliza pale vizuri au kueza kucheza nao kwa mchezo na ambao ni mchezo wakandanda ule mchezo ule huleta furaha na kueza kusahau mambo yote na ambay yalikuwa yamekukumba muda mwingi mimi hupenda kucheza na watoto kwa sababu ni watu na ambao hunipa raha na kuweza kunipa vichekesho ni navyo taka.

Naam, napenda tisheti kwa sababu ni rahisi kuvaa vile vile kwa kawaida ni nguo na ambayo huvaliwa na vitu vingine unaweza ukavaa ndani ya shati au ndani ya koti tisheti ni kitu au tisheti ni za starehe hazizuii mwili kupumua na unaweza kuzivaa peke yake au chini ya suti au koti wakati wa hali ya baridi Pia kuna aina nyingi za tisheti zenye rangi na michoro mbalimbali, hivyo mtu anaweza kuonyesha mtindo wake binafsi wa urahisi Hata hivyo, shati lina mvuto wake wa kipekee hasa kwa hafla rasmi au kazini, shati huwa na muonekano rasmi zaidi, muonekano wa heshima au unapoenda afisini wapaswa kueza kuvalia shati Shati unaonyesha heshima na utaratibu kwa kawaida watu huvaa shati wanapohitaji kuonyesha hadhi ya kitaaluma au kudhuru au kuhudhuria mikutano na matukio mbalimbali au matukio rasmi.

Naam siku yangu ya kuzaliwa ni tukio muhimu sana kwenye maisha yangu Nanapenda kuhisherekea kwa njia inayoongeza furaha na kushirikiana na watu wa karibu marafiki na familia na kuunda kumbukumbu nzuri kawaida siku ya kuzaliwa huanza kwa shukrani na kutafakari mafanikio na changamoto za mwaka uliopita Kisha kuandaa sherehe ndogo au kubwa kulingana na hali unaopendelea wewe mwenyewe Sherehe zinaweza kujumuishwa mkutano wa familia na marafiki Chakula kizuri mziki unaopendeza na michezo au burudani inayofurahisha watu wote kwa ujumla mara nyingi napenda pia kutoa muda wa kujipendea mwenyewe Kwa kufanya mambo ninayoyapenda kama kuenda sehemu maalumu kutembelea bustani au hata kutazama filamu mzuri Hili kueza kujiburudisha na kueza kueka kumbu kumbu ya siku yangu ya kuzaliwa Pia ni kawaida kupokea salamu Zawadi na ujumbe mzuri kutoka kwa watu mbalimbali Jambo ambalo hutoa hisia za upendo na kuthaminiwa Kwa ujumla siku ya kuzaliwa ni fursa ya kusherehekea maisha kuungana na wapendwa na kujiandaa kwa changamoto na mafanikio mapya ya mwaka unaowukuja siku ya kuzaliwa mimi huisherehekea vizuri kwa mbinu mwafaka na kwa njia inayostahili na kuweza kupata burudani na familia na marafiki sote kwa pamoja.

Naam, hatua ya kwanza ni kutambua kuwa kusahihi kazi zote unazotakiwa kukamilisha au kumaliza natarehe au muda wa mwisho wa kila moja Kwani hili linakusaidia kupanga ratiba yako kwa busara kazi kubwa au ngumu huwa rahisi zaidi pale unapogawa sehemu ndogo ndogo za kutelekeza hatua kwa hatua Badala ya kusubiri hadi mwisho wa kuanza au ghafla Pia ni muhimu kutoa kipaumbele kwa kazi ambazo zina muda mfupi wa kukamilika ili kuepuka msongamano wa haraka na kupunguza hatari ya kukosa muda kutumia sanaa kama kalenda programu za simu au vidokezo ya kumbukumbu ni njia nzuri ya kufuatilia maendeleo na kuhakikisha hupotezi muda au kushindwa kutambua tarehe za mwisho njia hizo ni nzuri za kuweza kushugulikia muda wa mwisho kwenye kazi na njia rahisi.